Naezwa kwa kuchovya majani ya chai katika maji ya moto ili kutoa ladha rangi na harufu yake ya asili. Kinywaji hiki mara nyingi huongezewa sukari maziwa au viungo kama tangawizi na iliki kulingana na tamaduni na mapendeleo ya mtu binafsi Kwa ujumla chai hujulikana kama kinywaji cha kutuliza cha kuamsha mwili na chenye mchango mkubwa katika maisha ya kina siku ya watu wengi duniani Kwa matumizi ya kawaida chai hutumika kama kinywaji cha asubui cha mapumziko kazini na cha kumiarisha mahusiano ya kijami watu hukutana kunywa chai ili kubadilishana mawazo kupumzika baada ya kazi au kuanza siku kwa nguvu mpya muhimu wake unaonekana katika namna inavyo kuwa sahemu ya ratiba ya maisha hasa katika jamii nyingi ambako chai huashiria ukarimu mazungumzo ya kirafiki na mshikamano wa kifamilia au kijami Kwa mtazamo mpana chai ina athari za kijami kiuchumi kitamaduni na kielimu kijamii imeokua daraja la mawasiliano kati ya watu kwani hukusanya watu pamoja katika mazungumzo ya kawaida au majadilioano ya kina Kiuchumi uzalishaji na biashara ya chai waajiri watu wengi na kuchangia pato la taifa katika nchi nyingi zinazolima zao hili Kitamaduni chai imejitika kama ishara ya desturi na hasa katika sherehe mkutano ya familia au mapumziko ya jioni Kielimu chai mara nyingi huandamana na vipindi vya kujisomea au kujifunza. Kwani husaidia kuondoa uchovu na kuongeza umakini wa akili kwa kiasi fulani Hivo kuifanya kuwa kinywaji kinacho husishwa na juhudi za kielimu na kazi za kufikiri Kwa upande wa uzowefu wangu binafsi chai imekuwa sahemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa namna ya pekee Mimi huanza siku yangu kwa kikombe cha chai kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na kunifanya nijisikie tayari kukabiliana na majukumu ya siku wakati wakusoma au kufanya kazi zinazo hitaji umakini nanywa chai ili kupunguza usingizi na kuongeza nguvu ya kuendelea kufikiri chai pia imekua sahemu ya mazungumzo yangu na watu wa karibu Kwani mara nyingi tunapokutana tunaketi pamoja na kunywa chai ili uku tukibadilishana mawazo changamoto na matumaini ya maisha katika mazingira haya chai haibaki kuwa kinywaji tu bali li inakiuka kuwa daraja la mawasiliani na chanzo cha faraja ya kihisia Nikitafakari kwa kina nimejifunza kwamba chai inanifundisha dhamani ya utulivu na uvumilifu mchakato wa kuaanda chai unahitaji muda subira na umakini jambo linalo nifanya nitambue umuhimu wa kutotenda mambo kwa haraka bila mpangilio Wakati mwingine kunywa chai kuna nisaidia kupunguza msongo wa mawazo Kunituliza pale ninapo kuwa na mawazo mengi na kunipa nafasi ya kutafakari huku maamuzi niliyo yafanya au nayo paswa kufanya Hata hivyo nimegundua pia changamoto zake hasa pale ninapotegemea chai kupita kiasi kama chanzo cha nguvu jambo linaloweza kunifanya nipuuze umuhimu wa kupumzika na kula kwa usahihi Kwa upande chanya chai imenisaidia kujenga nidhamu ya ratiba ya siku hisia ya faraja na mtazamo wa kutulia kabla ya kufanya maamuzi Hali ambayo imechangia kuboresha namna ninavyokabiliana na maisha Kwa mtazamo wa baadae ninaiona chai kma sehemu muhimu katika ukuaji wangu na kisaikologia Neno chai limehamasisha kufikiria juu ya umuhimu wa kuchukua mapumziko kutunza afya ya mwili na akili na kudumisha mawasiliaono mema ya watu wanao nizunguka Kadiri inavyoendelea kukua chai itabaki kuwa ishara ya utulivu katika fikira zangu ya nidhamu katika tabia zangu na ya mwelekezo katika malengo yangu ya maisha Inaathiri mwelekeo wangu wa kunikumbusha kuwa maendeleo si lazima yawe haraka bali yawe ya kudumu.

Treni ni chombo cha usafiri kinachosafiri juu ya reli na hutumika kubeba abiria au mzigo kutoka eneo moja hadi jingine. Kwa asili, treni huendeshwa kwa nguvu ya umeme, diseli au mfuke kulingana na teknolojia inayotumika katika wakati na mahali husika. Maana yake ya msingi ni kuwa ni mfumo wa usafiri unaotegemea njia maalumu zilizowekwa. Jambo linaloufanya uwe salama kwa mpangilio na wenye uwezo wa kubeba watu wengi kwa wakati mmoja. Kwa matumizi ya jumla, treni hutumika kama njia mfumo ya usafiri wa masafa marefu na wakati mwingine ya masafa ya kati ndani ya nchi. Umuhimu wake unaonekana katika kurahizisha safari za kazi, masomo, biashara na matembezi ya kawadi. Katika maisha ya kila siku treni huunganisha maeneo ya vijijini na mijini. Hivo kurahisisha watu kufikia huduma muhimu kama hospitali, shule na masoko. Aidha, treni huimarisha mshikamano wa kijamii na kuwaruhusu, watu kusafiri na kukutana na ndugu na rafiki na wenzao kwa urahisi zaidi. Kwa mtazamo mpana, treni ina hatari kubwa kijamii, kiuchumi, kitamaduni na kielimu. Kijamii huongeza mwingiliano wa watu, matapaka na tamaduni tofauti na kuwakutanisha ndani ya safari moja. Jambo linalochochea, uchumi, uvumilivu na uelewano. Kiuchumi, treni huchangia sana katika kusafirisha bidhaa kwa gharama nafuu. Hivo kupunguza gharama za uzarishaji na kukuza biashara ya maeneo mbalimbali. Kitamaduni, safari za treni zimekuwa sehemu ya simulizi na kumbukumbu za jamii mingi. Kuhusisha na kuhamadi mabadiliko ya maisha ya safari za matumaini. Kielimu, treni huwezesha mwanafunzi na watafiti kufika katika taasisi za elimu kwa urahisi na pia hutumika kama mfano wa maendeleo ya sayansi na teknolojia katika masomo mbalimbali. Kwa upande wa uzoefu wangu binafsi, treni imenipa picha halisi ya maana ya safari katika sehemu ya maisha. Mimi hukumbuka mara ya kwanza niliposafiri na treni. Nilijisikia kama ninaingia katika ulimwengu mpya, uliojaa watu aina tofauti. Sauti za reri na mwendo, wa taratibu kunaonipa muda wa kutazama mandhari katika safari zangu. Mimi hutumia muda kuangalia mashamba, miti midogo na vituo vya treni vinavyopita hali inayoniwezesha kuelewa kwa undani zaidi mazingira ya nje ninayoishi. Treni imenifundisha kupanga muda kwa sababu ratiba yake hunilazimisha kuwahi kituoni na kuheshimu muda wa kuondoka na kufika Aidha, ndani ya treni nimejifunza kuishi na watu nisiowafahamu kushiriki nafasi ndogo na kuheshimu faraga ya wengine. Jambo linalonisaidia kuboresha tabia yangu na ya jamii na uvumilivu wangu Nikitafakari kwa kina nimegundua kuwa treni imenifundisha masomo mengi yanayohusiana na maisha kwa ujumla. Mwendo wake wa utaratibu lakini wa uhakika hunikumbusha kuwa maendeleo ya kweli hayahitaji haraka. Bali utafiti na mwelekeo sahihi Wakati mwingine safari ya treni hunipa nafasi ya kutafakari kuhusu malengo yangu kwa sababu kukaa ndani ya hewa kwa muda mrefu hunilazimisha kuwa mtulivu na kujitathmini. Hata ipo changamoto pia sipo. Hasa pale kunapokuwa na ucheleweshaji na msongomano wa abiria. Hali inayoweza kuleta upungufu na kukatisha tamaa. Pamoja na hayo, nimejifunza kuvumilia, kukubali hali isiyobadilika kwa haraka na kutafuta namna ya kutumia muda huo kwa faida kama kusoma au kupanga mipango yangu ya baadaye Jambo ambalo limekuwa na hatari chanya katika nidhamu na mtazamo wangu wa maisha. Kwa mtazamo wa baadaye, ninaiona treni kama ishara ya maendeleo na mwelekeo wa maisha wangu binafsi Neno treni linanifanya nifikirie kuhusu umuhimu wa kuwa na mwelekeo ulio wazi kama reli.

Bibi ni neno linalotumika kumaanisha mama wa mzazi wangu, yani mzazi wa mama au mama. Na pia hutumiwa kuwakilisha mwanamke mwanye umri mkubwa anaye heshimiwa katika familia au jami. Kimsingi, bibi huonekana kama muhimili wa uko mwenye kumbukumbu nyingi za historia ya familia na mwenye. Nafasi ya peke katika malezi na maadili maana yake ya msingi haishi kwenye uhusiano wa damu tu bali pia katika nafasi ya kihemko na jami anaye ichukuwa katika maisha ya watoto na wajuku wake kwa matumizi ya jumla bibi hutambulika kama chanzo chabusara malezi na ufumi utulifu katika familia umuhimu wake unaonekana katika namna anavyio shiriki kuwalea wajuku kushauri wanandoa vijani na kuhifadhi mila ya desturi za jami. Katika maisha ya kila siku, bibi mara nyingi huonekana kama mtu wakukimbiria. Pale kunapo kuwa na matatizo kwa sababu waminika kuwa na subira huruma na uzoefu wa maisha. Katika jamii pana bibi bibi huwakilisha kizazi chanyuma kinacho unganisha ya liyopita na ya liyo upo sasa bibi wa kufanya familia na jamii kutambua mzizi yake na mwelekeo wake Kwa mtazamo mpana bibi anathariz a kijamii kiuchumi na kitamaduni na kielimu kijami huimarisha mshikamano wa familia kwa kwakutanisha watu na mizazi tafauti chini ya uwongozi wake wa upendo na hekima. Kiuchumi katika familia nyingi, bibi huchangia kwa njia zisizo moja kwa moja kama kulia wajukuu ili wazazi wao wafanye kasi au kutoa ushauri wa matumizi bora ya rasirimali. Kitamaduni, bibi ni hazina zamila, lugha na desturi. Kwani ndiye anaye simulia hadithi zakijami kufundisha taratibu za kifamilia na kuendeleza utambulisho wa uko Kielimu, mchango wake unaonekana katika mafunzo ya maadili, niidhamu na hekima ya maisha ambayo hayaandikwi vitabuni lakini hujifunza kupitia mazugumzo na mifano ya vitendo Kwa upande wa uzoefu wangu binasi, bibi amekua nguzo muhimu katika safari ya maisha yangu Mimi nakumbuka jinsi nilipo kuwa nikikaa karibu nae jioni na kusikiliza simulizi za kizamani ambazo zilinipa picha ya maisha kabla ya teknolojia na mabadiliko ya kisasa katika maisha yangu ya kila siku bibi alifundisha umuhimu wa heshima subira na kushirikiana na wengine Si kwa maneno makali pahali kwa mfano na vitendo Alinoonyesha jinsi ya kuwajali watu wazima na wadogo jinsi ya kuzungumza kwa upole na jinsi ya kukabiliana na changamoto bila kukata tamaa maamuzi mengi niliyoyafanya katika maisha yangu ya miathiriwa na mafundisho yangu Kwa sababu kila nilipokuwa nimeshikuwa na hofu na sito fahamu Nilikumbuka maneno yake na kujitia moyo na kunikumbusha kuwa kila tatiso linasuluisho endapo itakuwa mtulivu na mwenye busara Hata katika tabia zangu kwa kila siku kama mvile namna inavyio waheshimu watu, ninavyio thamini familia na ninavyio shugulikia migogoro, naona wazi alama za malezi ya habibi ndani yangu. Nikitafakari kwa kina nimejifunza kuwa uwepo wa habibi katika maisha yangu ni zawadi, isio na kifani. Changamoto moja wapo nilio kutana nayo ni kutambua kuwa umri wake umenda na nguvu zake zimapungua jambo linalo nifanya ni hisi husuni na hofu ya kupoteza chanzo kikubwa chafaraja na ushauri hisia hizi hunifanya ni thamini zaidi kila wakati ninaaoka naye na kila neno analo nizungumzia Kwa upande wa athari chana, bibi amenijengea msingi wa maadili, ujasiri na kukubaliana na maisha na upendo wa familia yangu. Ame nifundisha kuwa mafanikia situ mali na elimu. Mbali pia tabia njema na mahusiano mema na watu wengine. Hatapale ni napo kosa mawazo ya bibi hunifurudisha katika mstari sahihi kwa kunikumbusha kuwa kila kosa nisomo na kila anguko ni nafasi ya kusimama tena mara nyingine.

Theluji ni hali ya maji kuganda au kuunda vipande vidogo vyeupe vinanavyoanguka kutoka angani wakati wa baridi kali Kimsingi theluji hutokana na mvuke wa maji ulioko angani kuganda na kuwa fuwele ndogo zinazoungana na hatimaye kushuka ardhini kwa maana ya msingi theluji ni sehemu ya mzunguko wa maji katika mazingira lakini pia ni ishara ya mabadiliko ya hali ya hewa na majira ya baridi katika maeneo mengi ya dunia Hivo theluji ni tukio la kimaumbile linayounganisha sayansi ya mazingira na uzoevu wa binadamu kuhusu baridi na majira katika matumizi ya jumla theluji huonekana kama chanzo cha maji baada ya kuyeyuka na kuingia kwenye mto ziwa na ardhi jambo linalosaidia katika kilimo na upatikanaji wa maji umuhimu wake unaonekana pia katika kuadhiri shughuli za kila siku kama usafiri kazi na makaazi hasa katika maeneo yenye baridi kali kwa jamii nyingi theluji huashiria kipindi maalum cha mwaka kinachohusishwa na mapumziko siku kuu au mabadiliko ya ratiba ya maisha kwa mtazamo huu theluji ina uhusiano wa karibu na namna watu wanavyopanga shughuli zao na kuendana na mazingira yanayowazunguka kwa ahari pana theluji ina mchango mkubwa katika nyanja za kimazingira kiuchumi na kitamaduni mazingira theluji husaidia kudhibiti joto na dunia kuakisi mwanga wa jua na kupunguza joto kali katika maeneo fulani na pia huchangia katika uhifadhi wa maji wa kuyeyuka taratibu na kuzalisha vyanzo vya maji kwa muda mrefu kiuchumi theluji huleta fursa na changamoto kwa wakati mmoja kwa sababu inaweza kugusa shughuli kama utalii na majira ya baridi na michezo ya theluji akini pia inaweza kusababisha hasara katika kilimo na usafiri pale inapozidi kiwango tamaduni jamii nyingi zimeunda desturi hadithi na sherehe zinazohusiana na theluji hali inayoonyesha kuwa tukio hili na asili limeingia katika fikra na maisha ya binadamu zaidi kwa upande wa hali ya hewa pekee kwa uzoefu wangu binafsi theluji imekuwa jambo linaluvutia sana kwa sababu inaonyesha nguvu na uzuri wa asili kwa namna ya kipekee Mimi ninapofikiria kuhusu theluji ninatafakari kuhusu mazingira ninayoishi na tofauti zilizopo kati ya maeneo yenye joto na yale yenye baridi kali katika maisha yangu ya kila siku ingawa sijaishi katika eneo lenye theluji nyingi neno theluji hunifanya nione dunia kuwa pana na yenye hali tofauti tofauti zinazohitaji na damu kuzoea na kubadilika mimi hujihisi kuvutiwa na taswira ya ardhi inayofunikwa na theluji nyeupe kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na mwanzo mpya kana kwamba dunia inapata nafasi ya kupumzika na kujisafisha pia theluji hunifanya nitambuwe dhamani ya joto na hali ya hewa ya kawaida ninayoipata kwa kawaida kuwa baridi kali inayohusishwa na theluji hunikumbusha kuwa mazingira yanaweza kuwa magumu na maisha ya kila siku kwa mtazamo wangu binafsi theluji ni kielelezo cha tofauti za kimaumbile zinazounda uzoevu wa binadamu na kunifanya niheshimu nguvu za asili na umuhimu wa kuishi kwa kuzingatia mazingira katika kutafakari kwa kina nimejifunza kuwa theluji hunifundisha subira na uvumilivu kwa sababu katika maeneo yenye baridi kali watu hulazimika kubadilisha mwenendo wa maisha yao na kukubali hali isiyoweka kuepukika changamoto inayohusiana na theluji ni kwamba inaweza kuzuia shughuli za kawaida kama usafiri au kufanya kazi jambo linalohitaji mipango ya asiani na nidhamu ya hali ya juu kihisia theluji huweza kuleta hisia mchanganyiko kwa upande mmoja ikileta furaha ya uzuri wa maandhari.

Mbaya ni neno lalotumika kuelezea jambo, hali au kitendo ambacho si kisuri kisichofaa au kinavyosababisha madhara kwa mtu binafsi na jamii kwa ujumla Kimsingi mbaya uwashiria ubaya wa matokeo au hali ikungan ikilinganishwa na yale au yunyefahidi ivo mbaya ni dhana inayotumika katika ndhatimini ya matendo tabia au hali ya maisha na mara nyingi utokana na msingi ya maadili matarajio ya kijamii au ulinganifu wa kiakili na matokeo katika matumizi ya kila siku neno mbaya utumika kuelesea hali zinazo kiingizana na matakwa au malengo yetu kwa mfano tukisungumiza kuhu kuhusu hali ya hewa mbaya tunamaanisha kwamba hali hiyo naweza kusababisha usumbufu au atari kama mfuwa kubwa na upepo kali katika jamii matendo mabaya tutachwa pale hambapo kuna uvunjaji wa maadili uharibifu wa mali au vitendo vinavyosababisha madhara kwa wengine umuimu wa neno hili uonakana katika kusaidia binadamu kutofautisha kati ya mema na mbaya kufanya mamusi sahihi na kusingatia matokeo ya vitendo vyake Neno mbaya pia ufundisha tahadhari na uajibikaji katika maisha ya kila siku Kwani linatufanya tuwelewe kwamba kila atua ina matokeo Adhari saneno mbaya sinaonekana katika nyanja mbalimbali sa maisha kijamii hali au kitendo mbaya kinaweza kuharibu mahusiano kuleta migogoro na kuduhofishana mshikamano wa familia na jamii Kiuchumi vitendo mbaya kama ovisadi wisi au uaribifu wa rasilimali vina adhiri maendeleo ya watu na taifa kwa ujumla kielimu madhili mabaya yanaweza kuadhiri utamaduni wa kujifunza kwa kuwa wanafunzi wanaopata mfano wa kikendo mbaya mara nyingi huiga au kupotesa motisha ya kufanya mema Kwa hivyo, mbaya sikudane ya pinafsi, pale nikipimo cha atmini kinacho tumika kuongoza tabia na maamusi ya binadamu katika jamii kwa ujumla. Usoevu wangu pinafsi, nimejifunza kwamba neno mbaya linajitokeza katika maisha yangu ya kila siku na kuagiri isia tabia na maamusi yangu. Mimu upata hisia za kutoridhika au usuni Bale ni napo kutani na vitendo mbaya kama hila uwonevu au kutokua na hafi katika maisha ya kila siku ulichikuta ni kijifunza kufahamu hadhari ya vikendo mbaya kama file kujaripu kufanya mambo yasiohalali au kutenda kwa kafla pila kuzingatia matokeo Kwakuwa mara nyingi huwa na madhara makubwa zaidi kuliko nilivyo tarajia. Usoefu uu umenifundisha kuwa ni muhimu kutafakari kabila ya kuchukua hatua. Kuchangua mema badala ya mabaya na kutafuta suluhisho na amani badala ya msozo. Baya ni hifo kwa hifo ufanya nini njitambue nitafakari na nitambue kuwa kila kitendo changu. Kinaweza kuwa na athari chaya au hasi. Katika tafakari ya kina ni nemegundua kuwa kitendo au hali mbaya ni sehemu ya maisha ambayo ufundisha ufanyilifu pusara na utambusu wa matokeo changamoto kubwa niliyokutana nayo ni palenilipo shuhudia au kushiriki katenga hali mbaya pila njia ya kuibadlisha Chambo linanisai linalonisaibabishia kuchanganyikiwa au hasira, kihisia mbaya huleta hisia mchanganyiko kutoka kwa usoni wonga au kuchukiswa lakini pia upandisha hufahamu wa kimaadili na kuhamasisha kufanya mimi. Atari chanya ni kwamba neno mbaya unifundisha kufikiri kwa makini kutambua madhara ya vitendo vyangu na kuchenga msimamo wa maadili dhabiti Hata hivo ikiwa mtu haelewi au kusingatia mbaya, wezo kuadhiri maisha yake na ya wengine kwa namna hasa, jambo linalofanya uwelewa na tahadhari kwa mhumu sana. Kwa mtasamo wa badae naona neno mbaya kama muonguso muhumu katika kuchenga tabia na maadili na uwelewa wa matoke ya vitendo Umuimu wake katika ukuwaji wapio, pinafsi unatakana na jinsi unavyochifunza ku.

Tatu ni namba inayofuata mbili na kutangulia nne katika mfululizo ya namba asilia Kimsingi tatu ni dhana ya kuhesabu inayotumika kuonyesha wingi wa idadi au vitu katika kundi la vitatu Zaidi ya kuwa namba ya kawaida tatu imepewa maana ya kuwa namba ya kawaida ya kipekee katika kitamaduni nyingi dini au methali Ikihusishwa na uwiano usawa na mchakato wa kukamilika Hivyo tatu si kipimo cha wingi bali ni ishara ya mpangilio na muundo unaotambulika katika maisha ya binadamu. Katika matumizi ya kila siku tatu hutumika katika kuhesabu vitu kupanga vipindi au kuashiria mzunguko wa matukio. Kwa mfano mtu anaweza kupanga ratiba ya kila siku tatu na za kasi na siku moja ya mapumziko. Au kutumia methali za tatu ili kufundisha maadili fulani. Umuhimu wa tatu hujitokeza katika kuelewa mpangilio na kufanikisha kupanga shughuli za kila siku kwa ufanisi Pia katika kitamaduni mbalimbali tatu imehusishwa na mchakato wa ukuaji hatua za maendeleo au maamuzi ya muhimu jambo linaloonyesha kuwa namba hii haina dhamani ya kihesabu tu bali pia ina maana ya kitamaduni na kiakili Athari za watu zinaonekana katika nyanja za kijamii kielimu na kitamaduni. Kijamii kundi la vitu mitatu vinaweza kuunda mfumo wa kushirikiana Mfano wa familia ya wazazi na mtoto mmoja au miradi midogo ya kazi kwa timu ya watu watatu Kielimu tatu hutumika katika kama chombo za kufundisha dhana ya hesabu mantiki na uangalifu kwa kusaidia wanafunzi kuelewa mifumo na mizunguko Kitamaduni tatu huonekana kama methali, hadithi na imani, ambapo mara nyingi huashiria hatua ya mwisho uwiano na mchakato wa kufikiria ukamilifu. Kwa hivyo, tatu huchangia kuelewa mpangilio wa maisha na kufanya maamuzi kwa busara. Kwa uzoefu wangu binafsi, tatu imekuwa namba yenye umuhimu mkubwa katika maisha yangu ya kila siku. Mimi mara nyingi hutumia mpangilio wa vitu vitatu katika kupanga ratiba kuzingatia hatua tatu za maamuzi au hata katika kuandika miradi yangu ili iwe na uwiano na muundo. Katika maisha yangu, namba tatu hunifundisha uwiano kati ya mawazo matendo na matokeo. Kwa mfano wakati ninapopanga malengo yangu, mimi hujaribu kugawa katika hatua tatu kupanga kutekeleza na kutathmini. Njia hii hufanya nishughulikie kila jambo kwa kina na kunisaidia kuepuka na au kufanya maamuzi haraka bila kuangalia matokeo Uzoefu huu umenifundisha kuwa tatu ni zaidi ya namba ni mbinu ya kupanga maisha na kufanikisha malengo kwa ufasihi katika tafakari ya kina nimegundua kuwa tatu hufundisha usawa mpangilio na nidhamu changamoto ninayokutana nazo ni pale ninapojaripu kushirikisha watu wawili katika miradi mmoja ambapo kila mtu ana mawazo tofauti na mara nyingi huhitaji uvumilivu mkubwa na mawasiliano bora kihisia tatu hunipa furaha na pale ninaposhuhudia mpangilio wa vitu vitatu ukiwa unafanikisha malengo kwa urahisi na kwa ufanisi Lakini pia hunifundisha subira pale mambo yanapokuwa magumu na kutofautiana kwa mawazo kunapozua migongano Athari chanya ni kwamba tatu hunisaidia kuunda mfumo wa kufikiri na kupanga maisha kwa uwiano huchangia katika maamuzi yenye busara na mpangilio thabiti Athari asi inaweza kujitokeza hasa pale tunapokosa kushirikiana vizuri jambo linalosababisha mchanganyiko au kuchelewa kufanikisha malengo lakini hata hivyo ni somo la kujifunza na kuboresha tabia za kushirikiana kwa mtazamo wa baadaye naiona tatu kama chombo muhimu katika ukuaji wangu binafsi na katika maamuzi ya maisha umuhimu wake unaonekana katika jinsi ninavyoendelea kupanga malengo kushirikiana na wengine na kutekeleza majukumu yangu kwa uwiano na mpangilio.

Kusini ni neno lila nilatumika kuelezea sehemu ya dunia nchi au mkoa huliopo upande wa chini kulingana na ramani na mwelekeo wa kigiografia Kwa maneno mengine ni mwelekeo wa eneo uliyoko chini ya mstari wa katikati unaojulikana kama ikwano la dunia katika muktada wa kila siku neno hili linatambulisha siku siyo tumwelekeo wakijografia bali pia linausiana na hali ya hewa tamaduni na maisha ya watu waneshi katika sehemu iso na mara nyingi linapendeza upungufu na usiana wambale na sehemu kasikasini matumizi ya neno kusikusini nipana na yanaonekana kila siku katika maisha yetu Tunapo ongea kuhusu safari hii, neno hii linasaidia katika kujuwa ramani na mara nyingi kutawaja mwilekeo wa kusini hili kuelekeza na kueleza mahali fulani Kwa mfano, nchi zA kusini ya Afrika kama Afrika kusini na Zimbabwe sinafahamika kwa mandhari yake ya kipeke na joto na wastani Neno hili pia linauhusiano na maswala ya kiuchumi na kijami kwani sehemu sa kusini mara nyingi sinajitahidi kuimarisha kusini mara kuimarisha maendileo yao ya kiuchumi kilinganishwa na sehemu saakaskasini katika jami yetu kuwelewa muelekewa wa kusini kunasaidia katika kupanga usafiri biyashara na hata kilimo kwa sababu hali ya hewa na msimu huathiri moja kwa moja masao na maisha ya kila siku Athari saaneno kusini sinaanatana pia katika nyanja mbalimbali za maisha jiografia inatuwezesha kuwelewa ramani na mweleke wa dunia ambao ni muhimu kwa elimu na utafiti jamii neno hili linashiria tafauti sa kitamambuni desturi na maisha ya kila siku Kwani jami sa kusini mara nyingi sinakua na mila na desturi ambaso sinatofautiana na zile sakaskasini. Kiuchumi sahemu sakusini mara nyingi sinakabiliwa na changamoto za maendeleo. Lakini pia sinatoa fursa sa kipeke za biyashara na utari kutoka na mandhari wanyama wa porini na historia ya kipeke. Kitamaduni kuangalia mwelekeo wa kusini kunatufundisha kuhusu urithi wa watu wa liopo katika sahemu izo na kutuongoza ufahamu kuhusu utafauti wa bimu Mupande wangu binafsi, neno kusini lina mana kubwa katika maisha yangu Hilipo kuwa mtoto mara nyingi nilisikia wazee wakisungumza kuhusu nchi sa kusini kuhusu joto wanyama waporini na hata hadithi sa miji ya mbali nilipo kuwa nikikuwa neno hili lilianza kuhusina na safari sangu sashubu na likawa sahemu ya masungumzo yangu na rafiki kuhusu sahemu tunasotaka kutembele Unaweza kusema kuwa huwakeka kuamba kila mara ninapo kieleza neno kusini na fikiri kuhusu. Mwanga wajua joto la mchana na mandhari ya kufuvutia. Ambayo mara mingi nanikumbusha furaha za mapumziko na adithi safamilia. Pia linanifanya nitambue nafasi yangu duniana. Jinsi ninafe changia jamii yangu na mahali nilipo katika ulingamifu waduiia. Kutafakari juu neno kusini kumenipa mafunzo mengi ni mejifunza kuwa mwelekeo huu si tu nukta kwenye ramani bali pia ni daraja la kuwelewa tafauti za kijami kiuchumi na kita madumi changamoto za sahemu za kusini zime nifunza ufumilifu ufumbusi na umuhimu wa kupanga vizuri pia Kuhusisha neno hili na maisha yangu kunufundisha jinsi dunia ilivyo pana na jinsi tunavyoweza kuungana na sehemu tufauti za dunia kwanjia ya elimu utalii na biyashara. Nena hili linuangesa ufahamu wangu na limeimarisha mtasamo wangu wakua makini na katika kupanga maisha yangu. Kuelewa mazingira na kudhamini utafauti wakila sehemu. Kwa mtasamo wa badaye nene kusini li na nafasi ni katika ukuwachi wangu pinafsi na naendelewa yangu kitahaluma inanipa mtasama wa kuelewa nafasi yangu katika dunia jinsi ni ngeweza kutumia maarifa la kigografia kijami na kiuchumi kuimarisha.

Kushoto ni neno linalo tumika kuelezea upande wa pembe za kulia ya mwanadamu akiwa anaangalia mbele. Yaani upande wa kinume na kulia katika muktada wa kijamii Geografia wao hata ishara za barabarani. Neno hili linahashiria mwelekeo na fasi na mwelekeo wakio unao hitajika kuelewa maelekeo ya mpangilio wa vitu. Kwa maana ya msingi kushoto ni sehemu ya mwili. Ni mwelekeo wa nafasi na mara nyingi inahusiana na maelekezo, utaratibu na usalama katika maisha ya kila siku. Matumizi ya neno kushoto ni ya kila siku na yana umuhimu mkubwa katika maisha ya kila mtu. Tunapo kuwa barabarani, kushoto ni mwongozo wa kuendesha, kupita na kuonesha upando wa usafiri. Katika jamii neno hili linaonekana pia kwenye maelezo na mionekano mpangilia na vyema. Mashindano ya michezo au hata katika utaratibu wa kazi. Kwa mfano, kupiga hatua kushoto kwenye mazoezi ya michezo husaidia mwili kushikilia usawa. Neno hili pia linahusiana na uwelewa wanafasi na mpangilio kwani. Mara nyingi tunapo panga mali zetu na kuendesha magari. Kushoto ni sahemu muhimu ya usalama na mawasiliano ya kibiashara na kijamii. Hatari ya neno kushoto linatungana kwa kuwa katika nyanja mbalimbali. Kijani kuelewa kushoto na kulia kunasaidia katika mawasiliano ya mwili tamaduni na hata tamaduni utamadunu wakielekezi. Hujumu katika sekta ya usafirishaji viwanja vya ndege na barabara. Kushoto ni msingi wa kanuni na usalama unaowezesha maisha ya kila siku kuendelea bila mkanganyiko. Kiikolojia hata kwa mazoezi au michezo kushoto linatiri mwendo usawa na afya ya mwili. Kitamaduni mara nyingi kushoto inaweza kuwa na maana tofauti katika tamaduni mbalimbali likiwa ishara ya heshima maelekezo na mila fulani. Kwa upande wangu binafsi, neno kushoto linaonekana kila siku katika maisha yangu. Nikitembea kuendesha baiskeli au hata katika mazoezi ya michezo. Mara nyingi ninapaswa kutumia kushoto kwa umakini ili kuepuka ajali. Nilipo kuwa mdogo, walimu waliniambia mara kwa mara angalia kushoto kabla ya kuvuka barabara. Hii maneno yamebaki moyoni mwangu na kuunda tabia ya kuangalia upande huu kila mara. Kwa kweli kushoto limekua sehemu ya utaratibu wangu wa kila siku. Nikijua kuwa hatua ndogo za makini zinaleta usalama na utaratibu mzuri. Katika mazungumzo ya ishara, kushoto husaidia kuelewa hisia na kuelekeza mtu katika mwongozo sahihi. Jambo ambalo linafanya maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na yenye mpangilio. Kutafakari juu ya neno kushoto kumenipa mafunzo makubwa. Nimejifunza umuhimu wa umakini mpangilio na mwendelezo wa maisha ya kila siku. Changamoto nyingi kama usumbufu wa barabara au mpangilio wa kazi. Zimekuwa rahisi kushughulikia kwa sababu ya kuelewa neno hili na jinsi linavyoweza kuatiri hatua zangu. Pia kushoto limenifundisha nidhamu kwa kuwa kila hatua ndogo ya makini inachangia usalama wangu na wawengine. Hisia zangu kuhusu neno hili ni chanya. Kwani linanifundisha kuwa dunia inahitaji uangalifu taratibu nakuelewa nafasi jambo linaloongeza tisha katika maisha yangu binafsi na ya kijamii. Kwa mtazamo wa baadae neno kushoto lina nafasi muhimu katika ukuwaji wangu binafsi na maendeleo ya maisha yangu. Linanifundisha mpangiio sahihi na nidhamu ambayo ni msingi wa wakufanikisha malengo yangu kila hatua nikiichukua. Neno hili linyanihimiza kuwa makini kuchambua maelekezo na kufanya maamuzi sahihi. Linanipa mtazamo wa kuelewa nafasi yangu katika ulimwengu. Jinsi ya kuendana na jamii na umuhimu wa utaratibu katika jambo inalofanya. Kwa hakika kushoto siyo tu upande wa mwili au mwelekeo. Bali ni mwongozo wa maisha kilelezo cha mpangilio na hekima ya kufanikisha malengo yangu ya baadae.

Pakua ni neno linalotumika kuelezea kitendo cha kupakua au kuhamisha faili programu au taarifa kutoka kwenye intaneti au mfumu wa kompyuter kuenda kwenye kifaa cha mtu binafsi kama simu kompyuter au kadi ya kumbukumbu Kwa maana ya msingi kupakua kunahusisha kuhamisha data kutoka chanzo cha mbali kwenda kwenye kifaa cha mtumiaji ili kiweze kutumika kuhifadhiwa au kushirikishwa Neno hili limeenea sana katika maisha ya kisasa kutokana na maendeleo ya teknolojia ya habari na mawasiliano ambapo matumizi ya kompyuta, simu, mahiri na mitandao ni sehemu ya kila siku matumizi ya neno pakua ni makini na ya kila siku katika jamii ya kisasa, watu wanapakua programu za simu, nyimbo, filamu, ripoti za elimu na hata vitabu kutoka kwenye mitandao mbali mbali kupakua kuna rahisisha upatikanaji wa habari, kuongeza ufanizi katika kazi za shule na ofisini na kurahisisha mawasiliano kati ya watu walioko mbali kijiografia. Kwa mfano mtu anapopakua ripoti kutoka kwenye intaneti anapata taarifa muhimu bila kikwazo cha umbali. Jambo linalorahisisha matumizi kupanga shughuli. Pia neno hili linafaa katika biashara na elimu. Kwani linawezesha watu kushirikiana kwa haraka na kupata maarifa bila kupoteza muda. Hatari za neno pakua linaonekana kwa kina katika nyanja mbalimbali za kijamii, kiuchumi na kielimu kijamii kupakua kunarahisisha mawasiliano, kushirikisha habari na kuimarisha uhusiano wa jamii kwani mtu anaweza kutumia au kupokea faili mara moja bila kuonekana ana kwa ana. Kiuchumi sekta ya teknolojia inakuwa kutokana na ukuwaji wa kupakua programu na huduma mtandaoni. Jambo linalochangia fursa na ajira za biashara za kidigitali. Kielimu kupakua inaongeza upatikanaji wa nyinzo sa masomo, makala za utafiti na vitabu. Hivyo kuendeleza elimu kwa urahisi. Tamaduni kupakua kunasaidia utamaduni kwa ubunifu. Kwani nyimbo, sinema na sanaa zingine zinapatikana kwa haraka. Zikiruhusu watu kuungana katika ubunifu na kufurahia tamaduni tofauti. Kwa upande wangu binafsi neno pakua linaonekana kila siku katika maisha yangu ya kila siku Mimi mara nyingi napakua vitabu vya elimu, nyaraka za kazi, programu muhimu na wakati mwingine burudani kama filamu au nyimbo kupakua kunaniruhusu kuokoa muda na kupata kila kitu ninachokihitaji bila kizuizi cha muda au umbali. Kwa mfano, wakati nikipaswa kufanya kazi za shule au ofisini, napakua repoti na nyaraka kutoka kwenye mitandao. Na hilo linarahisisha sana mchakato wa kufanya kazi. Pia kupakua kunanifanya nijisikie huru. Kwa kuwa ninaweza kupata taarifa muhimu kwa haraka na kufanya maamuzi bila kuchelewa. Jambo ambalo linaongeza motisha na kurahisisha maisha yangu. Kutafakari juu ya neno pakua kumenipa mafunzo makubwa katika maisha yangu ya kisasa. Nimejifunza kuwa teknolojia ikiwa inatumika kwa hekima inaweza kurahisisha maisha na kuongeza ufanisi Changamoto zinazoweza kutokea kwa kupakua taarifa zisizo sahihi au hatari za kibiashara mtandaoni zimenifundisha umakini na nidhamu katika matumizi ya teknolojia kupakua pia kumeimarisha tabia yangu kwa kupanga, kutafuta taarifa zenye maana na kutumia rasilimali za kidigitali kwa ufanisi zaidi. Hisia zangu kuhusu neno hili ni chanya sana Kwani limenifundisha kuwa na uhuru na kupata taarifa na kurahisisha kila jambo katika maisha yangu ya kila siku. Kwa mtazamo wa baadae neno pakua lina nafasi muhimu katika ukuwaji wangu binafsi na maendeleo ya maisha yangu Linanifundisha kuwa teknolojia ni chombo chenye nguvu cha kufanikisha malengo kuongeza elimu na kuunganisha watu kutoka kabila tofauti tofauti.

Nyama ni neno linalo tumika kuelezea tisho za wanyama zinazo tumiwa kama chakula au kwa madhumuni mengine kama mafunzo ya kisayansi na utafiti wa kibayolojia Kwa maana ya msingi nyama ni sehemu ya mwili wa wanyama mara nyingi ili okatwa kutoka kwenye mifupa misuli au tisho nyingine tafauti Kwani aina mbali mbali sa nyama kama nyama ya ng'ombe kuku mbusi au samaki sinatoa proteini madini na virutubisho muhimu vinavyo itajika kwa mwili wa binadamu. Matumisi ya neno nyama ni ya kila siku na ya naonekana katika maisha ya jamii. Chakula cha nyama ni sehemu, muhimu ya lishe ya kila mtu. Na mara nyingi kinaungamishwa na afla sherehe na mila saa kita maduni. Kwa mfano, nyama ya ng'ombe au kuku mara nyingi utumika katika sherehe za familia, arusi na siku maalum za kijamii. Pia nyama ni chanzo cha kipato kwa wafugaji, wajasiri mari na wakulima. Kwani wa usanji wa nyama uendesha biashara zinazo saidia uchumi na familia na jamii kwa jumla. Kwa hivyo, neno hili lina uhusiano mkubwa na maisha ya kila siku, lishe na ustawi wa jamii. Hathari za neno nyama sinaonekana kwa kina katika nyanja mbali mbali. Jamii, chakula cha nyama uchangia, uunganisho wa familia marafiki na jamii kwa kushirikiana katika matukio ya pamoja. Kiuchumi, ufugaji wa wanyama kwa ajili ya nyama ni msingi wa biashara ndogo na kubwa ya jamii. Jambo li nalo changia ajira kipato na maendeleo ya jamii ki elimu uchungusi wa nyama na virutubisho vyake ufundisha kuhusu afya lishe na sayansi ya binadamu jambo li naloongesa ufahamu wa sayansi kitamaduni nyama ina maana ya eshima utambulisho wakijamii na mara nyingi ni sehemu ya desturi za mila na sherehe zinazouhusiana chakula tukio na hadi ya mtu katika jamii Kwa upande wangu binafsi, neno nyama linaonekana kila siku katika maisha yangu. Mimi napenda kula nyama kama sehemu ya lishe yangu ya kila siku. Na mara nyingi na kusudia kuhakikisha kwamba ninapata nyama safi enye virutubisho vinavyo itajika. Nilipo kuwa mtoto nilifurahia sana mlo wa nyama ya kuku na wali au nyama ya ng'ombe katika sherehe za familia. Sasa ninapo kuwa mtu mzima. Neno hilo linanifanya ni thamani kazi ya wafunganji wakulima na wale wanaousika na biashara ya nyama. Kwani wanaakikisha upatikanaji wa chakula na lishe bora. Pia katika kupanga milo yangu neno nyama linamu. Jinsi nitakavyo pika kuchagua na kuifadhi chakula changu kwa uwangalifu. Kutafakari juu ya neno nyama kumenipa mafunzo makubwa kuhusu lishe afya na afya na utunzaji wa rasili mali Nimejifunza umuhimu wa kuchagua nyama yenye ubora kuifadhi chakula vizuri na kutumia virutubisho vyake vyote kwa afya yangu Changamoto za upatikanaji wa nyama safi au garama yake zimenifundisha kupanga bajeti kuchagua vyakula kwa busara na kudhamini juhudi za wafugaji na wajasiri mali. Pia nyama imenifundisha eshima kwa wanyama na umuimu wakuwa na uwajibikaji katika kutumia rasili mali za chakula. Jambo linalo ongeza eshima na uwiano katika maisha yangu, binafsi na kijamii. Kwa mtasamo wa baadae, neno nyama lina nafasi kubwa katika ukuaji wangu binafsi na afya yangu. Inanifundisha lishe bora ni dhamu katika matumizi ya chakula na umuimu wa kushirikiana na jamii katika shuguli za chakula na biashara. Kupitia uelewa waneno hili, ninapanga malengo ya kuakikisha, lishe yangu ni bora na kuendelesa, uchusi wakupika na kuifadhi chakula na kushirikiana katika shuguli sa kijamii, zinazo usiana na chakula. Kwa hakika, nyama sio tu chanzo cha chakula. Bali ni daraja ya afya maisha bora na mafunzo ya utu na uajibikaji katika jamii na maisha yangu ya baadae.

Soksi ni neno linalo tumika kuelezea kiatu kidogo cha nguo kinachofikwa kwenye mguu ili kulinda na kutoa faraja. Kwa maana ya msingi Soksi zinachukua nafasi muhimu katika maisha ya kila siku kwa kuhifadhi miguu dhidi ya baridi joto na kuumia kutokana na madoa au machipuko. Zinaweza kuwa za nyusi za pamba polista au mchanganyiko wanyusi mbalimbali. Na mara nyingi zinapatikana kwa rangi umbo na ukubwa tofauti kusaidia kuwa kipengele cha mtingu. Soksi ni sehemu ya ulinzi na afya ya miguu. Jambo ninalofanya kuwa neno lenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kila mtu. Matumizi ya neno soksi ni ya kila siku na yanaonekana katika maisha ya jamii Soksi zinapewa umuhimu katika michezo shuleni kazini na hata nyumbani. Kwanza zinasaidia kudumisha usafi faraja na afya ya miguu katika familia soksi ni kipengele cha kawaida cha kielelezi cha mtindo au shauku Kwa watoto soksi mara nyinyi hutumika pia kama njia ya kufundisha nidhamu ya kuvaa nguo na kwa mpangilio sahihi katika jamii kwa jumla Soksi kwa jumla Soksi huweza kuwa kipengle kidogo cha nafasi chenye maana kubwa kwani huzingatia afya faraja na mara nyingine heshima kwa jamii hatari ya Soksi zinaonekana katika njia mbali mbali za maisha kijamii Soksi zinachangia katika maadiri ya kujitunza usafi na nidhamu ya kuvaa Kiuchumi biashara ya Soksi inatoa ajira kwa wafanyikazi na viwanda wauzaji na wajasiri mali wadogo Jambo ambalo linalochangia ukuwaji wa jamii Kitamaduni Soksi zinawonyesha mtindo utu na mara nyingine hali ya kijamii Kwani rangi na ubora wake unaweza kuashiria hali na ladha ya mtu Kielimu kwa watoto na vijana Soksi hufundisha nidhamu ya kuzingatia mwili kutunza mali na umuhimu wakuwa tayari kwa kila shughuli ya kila siku Kwa hivyo soksi si tu nguo ndio mbali ni kuashiria Kiashiria cha maisha yaliyo na mpangilio na utaratibu Kwa upande wangu binasi neno soksi linaonekana kila siku katika maisha yangu mimi mara zote nakusudia kuvaa soksi safi na zenye faraja kabla ya kuanza kazi au shule Nilipo kuwa mtoto mara nyingi nilipoteza soksi au kupotesa kiosu Jambo linani nifundisha kuhifadhi na kudhamini kila kiatu au soksi zangu. Hasa soksi zimenifundisha nidhamu na kupanga kuna mavazi. Kudhamini mali yangu na kuhakikisha kuwa miguu yangu inapata faraja na ulinzi. Kupitia soksi pia ninaweza kuelezea mtindo wangu kwani rangi na miundo wake. Mara nyingi huedana na mavazi yangu na shauku yangu kinafsi. Utafakari juu ya neno soksi kumenipa mafunzo makubwa ya kila siku Nimejifunza umuhimu wa kudumisha faraja ya afya ya miguu kwa kuzingatia kuwa hata kiatu bora hakitoshi bila soksi sahi changamoto zilijitokeza kama soksi kuchanika au kupotea zimenifundisha kupanga na kuzingatia kila kitu kidogo kama sehemu ya maisha yenye mpangilio hisia zangu kuhusu neno hili ni changu Kwani linanifundisha nidhamu mpangilio na heshima kwa mali zangu Pia linanijengea kuelewa wa umuhimu na maelekezo madogo katika maisha yangu Jambo linaloongea saticha na faraja katika maisha yangu binafsi na kijamii Kwa mtazamo wa baadaye neno soksi lina nafasi kubwa katika maisha yangu binafsi na utunzaji wa afya yangu Tuna nifundisha pahali ya nidhamu na umuhimu wakuwa makini kwa kila kitu kidogo Jambo linalo adhiri maumuzi yangu malengo na mtazamo wangu wa maisha Kupitia soksi ninajifunza kudhamini mali kudumisha afya na kuunda utaratibu wa kila siku unawaongeza tich Kwa kila soksi zetu kiatu kidogo cha nguo mbali nikielelezo cha utunzaji, nidhamu, faraja na mpangilio wa maisha. Jambo linalongeza ustawi na mwelekeo cha ni katika maisha yangu ya baadaye siku zote maishani mwangu.

Shati ni neno linalo tumika kuelezea aina ya nguo inayovikwa juu ya mwili hasa upande wa juu ikiwa na mikono na shingo na mara nyingi inafungwa kwa vifungo au sipu Kwa maana ya msingi shati nikiungo cha mafasi kinachotoa faraja heshima na mara nyingine kifutio cha mtindo Shati linaweza kutengenezwa kwa vitambaa mbalimbali kama pamba Polista au mchanganyiko wake na mara nyingi kinapatikana kwa rangi muundo na ukubwa tofauti zaidi ya kuwa nguo ya kawaida Shati lina nafasi muhimu katika maonyesho ya utu tamaduni na heshima ya kijamii Matumisi ya neno shati ni ya kila siku na yanayo onekana katika maisha ya jami Shati utumika katika shule kasini sherehe na ata nyumbani likiwa sehemu wa mawazo, mawazi, wa kila mtu. Kwa mfano, shati la rasmi ni muhimu katika mikutano ya kitasi, sherehe, sa kifamilia au hafla, sa kijamii. Wakati shati la kawaida linapendelewa katika shuguli, sa siku au burudani, shati pia linaunganisha uhusiano wa kijamii na kitamadoni. Kwani rangi, aina na muundo wake, mara nyingine uweleza hadi ladha au ata matakwa ya mtu binafsi. Kwa hivo neno shati linaonyesha saudi ya huu. NI kipengele kinajo usiana na tabia heshima na mtindo wa maisha ya kila siku. Hathari sa neno shati sinaonekana kwa kina katika nyanja mbalimbali. Kijamii, shati linawea kuwashiria utambulisho. Hadi na heshimu kwani shati zuri mara nyingi lina usiana na heshimu na mfuto wa kijamii Kiuchumi biyashara ya shati inachangia ukuwaji wa sekta ya mavasi ikiwapa wafanya biyashara watengenezaji na wausaji nafasi za kipato na ajira Kielimu shati linafundisha nidhamu na utaratibu Kwani shati la kuvaa Shati ya kuvaa shati ni rasmi katika shule na pia ufundisha wanafunzi tabiaka kujifunga na kuzingatia kanuni Kitamaduni, shati linaonyesha tamaduni za mtindo rangi na muda unao usiana na historia na mila sa jamii Jambo linalo ongesa ufahamu wa kitamaduni na estate katika maisha kila siku Kwa upanda wangu pinafsi neno shati linaonekana kila siku katika maisha yangu mimi mara sote na kusudia kuvaa shati safi ilio safishwa na linalo pambwa kwa mtindo unaofaa tukio au kasi Nilipo kuwa mtoto nilifuraiya sana kuvaa shati ya la rangi mzuri ya la familia wakati wa sherehe na siku kuu au afla sa shule Sasa shati linanifundisha jinsi ya kusingatia mwonekamo mpangilio na heshima katika shuguli sa kila siku Kupitia shati mimi ninajifunza mpangilio wa mawasi jinsi ya kuchagua nguo sinasofaa na umuimu wakua na mtindo unaonyesha utu wangu pinafsi bila kuatiri heshima ya wengine Kutafakari juu ya neno shati kumenipa mafunzo makubwa katika maisha wa kila siku Imejifunza umuhimu wa mwonekano nidhamu na usafi Kwani shati lisilo safi au lisilo sahihi inaweza kuathiri taswira wa jamii changamoto sinaso chitokeza kama kupotea kwa shati au kuaribika kwa kitamba simenifundisha kupanga kutunza mali na kueshimu chuhudi sa wale wanaotengeneza mavasi Pia shati linanifundisha eshima kwa utamaduni wa mavasi na umuimu wa kufuata kanuni finasa weko kwa eshima na mpangilio wa kijamii Jambo linaloongesa busara nidhamu na mtindo katika maisha yangu pinafsi na kijamii Kwa mtasamo wa badaye neno shati linanafasi kubwa katika ukuwaji wangu binafsi na katika maadili ya maisha yangu lina nifundisha mpangilio nidhamu na umuhimu wa eshima katika maisha ya kila siku Ikiwemo katika kasi shule na shunguli sa kijamii Kupitia shati ninapata njia ya kuelezea utu wangu mtindo na eshima kwa jamii Jambo linalo ongesa mtasamo chanya na busara katika maamuzi yangu Kwa hakika shati si tu nguo ya mwili bali ni daracha la eshima utamaduni mpangilio na utu pinafsi jambo linalo ongesa mtasamo chanya nidhamu na mwelekeo.

Utendaji ni neno linalo tumika kuelezea uwezo wa mtu kikundi au mfumo katika kutekeleza machukumu au kasi zilizo wekwa. Kwa maana ya msingi utendaji ni kipimo kwa jinsi kazi inavyofanywa kwa ufanisi, ubora na kwa wakati unaofaa. Namara nyingi inahusiana na matokeo yanayopatikana kutokona na juhudi zilizowekwa. Neno hili linatumika katika nyanja mbalimbali. Ikiwemo elimu biashara serikali michezo na teknolojia kwani inaashiria sio tu kazi inayofanyika bali pia ubora, kazi na ufanisi wake matumizi ya neno utendaji ni ya kila siku na ya na umuhimu mkumbwa katika maisha ya kila mtu katika shule utendaji ya mwanafunzi unaonakana katika alama mfuatano wa kasi na uwezo ya kushughulikia majukumu mbalimbali kazini utendaji wa mfanyikazi unahusisha ubora wa kazi na jinsi anavyoshirikiana na wenzake. Katika mchezo utendaji wa mchezaji unahusiana na study kazi na usahii katika mchezo. Kwa hivyo, utendaji unahusiana na maisha ya kila siku kwani huadhiri matokeo, maendeleo ya binafsi na mafanikio ya kundi au tasisi. Athari za neno utendaji zinatokana kwa kina katika nyanja mbalimbali. Kijamii utendaji mzuri huimarisha uhusiano wakazi na kuongezea heshima na kutambulika kwa mtu au kikundi. Kiuchumi utendaji bora katika maisha au biashara ya ofisi na maendeleo. Kuchangia katika ukuwaji wateja kuongezeka kwa fedha. Na maendeleo ya rasilimali au watu. Kielimu utendaji wa mwanafunzi na walimu huathiri moja kwa moja kiwango cha elimu, ubora wa matokeo na maendeleo ya kitaaluma. Utamaduni, utendaji wa mtu huathiri heshima kuaminiana na hadi ya mtu ndani ya jamii. Kwa hivyo utendaji sio tu kipimo cha kazi, bali ni kipimo cha nidhamu na maendeleo ya maisha ya kila mtu binafsi ya jamii kwa ujumla. Kwa upande wangu binafsi, yenautangaji hutokana na siku katika maisha yangu. Hili hujifunza na kufanya kazi kwa bidii ili kuhakikisha. Najifunza na kufanya kazi kwa bidii kwa kuwa ni jambo linalotekeleza linafanyika kwa ubora na wakati unaofaa. Nilipo kuwa shule utendaji wangu katika masomo shughuli na darasa au mchezo uliamua mafanikio yangu na heshima uliopata kutoka kwa walimu na wenzangu. Sasa katika maisha ya kila siku utendaji unanifundisha mpangilio, nidhamu na umuhimu wa kupanga kila hatua ili kuhakikisha matokeo bora. Pia utendaji unanifundisha kushirikiana vizuri na wengine kuelewa mahitaji ya kazi na kuhakikisha kila jambo linapita kwa ufanisi na tita. Kutafakari neno utendaji kumenipa mafunzo makubwa ya maisha. Nimejifunza kuwa matokeo mazuri hayatokei bila mpangilio nidhamu, na juhudi thabiti Changamoto zinazojitokeza kuna muda makazi madogo na changamoto wa mazingira au kushirikiana na wengine wenye mitazamo tofauti, imenifundisha uvumilivu, uangalivu na mbinu za kupanga vizuri utendaji umeniongezea hisia zangu za kujiamini, kutambua nguvu na udhaifu wangu na kunifundisha umuhimu wa maendeleo endelevu binafsi wa kwa jamii Kwa kweli neno limejenga uelewa wangu kwa ufanisi na jinsi inaweza kuathiri maisha kwa kimya Kwa mtazamo wa baadaye neno utendaji lina nafasi kubwa katika ukuaji wangu binafsi kitaaluma na jamii. Inifundisha mpangilio nidhamu, ufanisi na umuhimu wa kushirikiana na wengine kufanikisha malengo kupitia neno hili nitapanga maisha yangu kwa busara. Kuhakikisha kila hatua inatita na kuongeza ufanisi katika maamuzi yangu wa kila siku. Kwa hakika, utendaji siyo tukipimo cha kazi. Bali ni muongezo wa maisha kilelezo cha nidhamu, ticha na maendeleo endelevu. Jambo, linaloongeza mtazamo chanya, malengo thabiti na muelekeo wa maisha yangu ya baadaye.

Utafiti ni neno linalotumika kuelezea mchakato wa kukusanya, kuchambua na kutathmini taarifa au data kwa lenge la kupata maarifa mapya. Kuelewa hali fulani na kutatua tatizo. Kwa maana ya msingi, utafiti ni juhudi zakimsingi, za kisayansi au za kitaalamu, zinazolenga kupata ukweli, ufahamu au suluhisho la changamoto za binadamu na jamii. Utafiti unaweza kufanywa katika nyanja mbalimbali kama elimu, afya, teknolojia, jamii na biashara na mara nyingi unahusisha mbinu sa kukusanya data uchambuzi wa takwimu na kutafsiri matokeo kwa uangalifu matumizi ya neno utafiti ni ya kila siku na yana umuhimu mkubwa katika maisha ya kila mtu. Katika shule au chuo, utafiti husaidia wanafunzi au walimu kuongeza maarifa, kuelewa dhana ngumu na kukuza mbinu za kufikiri kwa kina. Katika sekta ya biashara au serikali, utafiti huchangia katika kupanga sera, kuboresha huduma na kufanya maamuzi ya busara. Jamii utafiti hutoa mwanga juu ya changamoto zinazokabili jamii, ikiwemo afya, elimu na ustawi wa wananchi. Hivo utafiti ni msingi wa maendeleo ya kijamii, kitaluma na kitaifa kwani unasaidia kutatua matatizo na kuboresha maisha ya watu. Athari ya neno utafiti zinatokana, zinaonekana kwa kina katika nyanja mbali mbali. Kijamii, utafiti uchangia kuongeza uelewa wa hali ya jamii, kushirikisha. Wananchi katika mamuzi na kuunda sera zinazolingana na mahitaji ya kiuchumi. Utafiti husaidia katika kubaini fursa ya biashara kuongeza ufanisi kwa uzalishaji na kuhakikisha rasilimali zinatumika kwa ubusara. Kielimu, utafiti huimarisha elimu na kutoa maarifa mapya. Kuendeleza mbinu za kufundisha na kukuza fikra huru za ubunifu na kwa wanafunzi. Kitamaduni, utafiti huchangia kufadhi historia, mila na utamaduni na pia kubaini mabadiliko yanayo hitajika katika jamii. Kwa hivo utafiti si tu kazi ya kitaaluma, bali ni nyenzo ya maendeleo, elimu na uwazi wa jamii. Kwa upande wangu binafsi, neno utafiti lilaonekana kila siku katika maisha yangu ya kielimu na binafsi. Mimi mara nyingi hufanya utafiti wa maswala mbali mbali wa kielimu, kijamii au hata teknolojia ili kuongeza maarifa yangu ya kufanya maamuzi sahihi. Nilipo kuwa shule, utafiti wa miradi ya darasa ulimarisha uwezo wangu wa kuchambua taarifa, kupanga hoja na kueleza matokeo kwa uwazi. Sasa katika maisha ya kila siku utafiti umenifundisha uvumilifu, usahihi na umuhimu wa kutafuta ukweli kabla ya kufanya maamuzi. Kupitia utafiti ninaweza kuelewa matatizo kwa kina, kubaini suluhisho bora na kuchangia maendeleo ya jamii kwa njia ya maarifa na data sahihi. Kutafakari juu ya neno utafiti kumenipa mafunzo makubwa ya maisha. Nimejifunza umuhimu wa usahihi, nidhamu na uvumilivu katika kukusanya na kuchambua taarifa. Changamoto zinazojitokeza kama uzoefu, ukosefu wa taarifa sahihi, upungufu wa rasilimali au ushindani wa mawazo zimenifundisha mbinu mbinu za kupanga, kutambua vyanzo ya kuaminika na kuendeleza fikra za ubunifu. Utafiti umeimarisha hisia zangu na za kujiamini, kushirikiana na wengine na kuelewa umuhimu wa kila taarifa katika kufanikisha malengo ya kielimu, kitaaluma na kijamii. Kwa kweli, neno hili limejenga uelewa wangu wa kweli. Maarifa na maendeleo, endelevu. Kwa mtazamo wa baadae, neno utafiti lena nafasi kubwa katika ukuwaji wangu binafsi. Taaluma ya kijamii inanifundisha mpangilio uvumilivu, ubunifu na umuhimu wa kutafuta ukweli na maarifa mapya Kupitia utafiti ninapanga maisha yangu kwa busara kufanya maamuzi yenye msingi dhabiti na kuongeza mchango wangu katika jamii. Kwa hakika, utafiti sio tu shughuli ya kitaaluma, bali ni daraja la maendeleo, elimu na uelewa wa dunia, jambo linaloongeza utazamo chanya.

Hakuna shida ni usemi unaotumika kuelezea hali ya kutokuwepo kwa matatizo changamoto au vikwazo au kuashiria kuwa jambo fulani halina usumbufu wowote Kwa maana ya msingi usemi huu unaonyesha utulivu uhakika na hali ya kutokuwa na wasiwasi na mara nyingi hutumika katika mawasiliano ya kila siku ili kuondoa hofu au kutoelewana Neno hili linaonyesha mtazamo chanyz ushawishi wa amani ya akili na mara nyingine urahisisha mwasiliano kati ya watu Matumishi ya neno hakuna shida ni ya kila siku yanaonekana katika maisha ya kijamii na kitaaluma katika familia usemi huu utumika kuondoa hofu na kuchangia amani ya moyo wakati wa changamoto ndogo za nyumbani kijamii watu hutumia hakuna shida kama njia ya kudhibitisha kuwa tatizo lilotokea ni dogo na hali inaweza kudhibitiswa bila stress. Kazi au shule usemi huu hufanya mawasiliano kuwa rahisi nikionyesha uvumilivu kushirikiana na kupunguza msongo wa mawazo kati ya wenzao. Kwa hivyo usemi huu ni kipengele cha mawasiliano chenye amani katika kudumisha amani na uhusiano mzuri athari za neno hakuna shida zinatokana na kiuno katika nyanja mbalimbali kijamii usemi huu ulainisha mahusiano ya kirafiki kuondoa hasira na kuongeza mshikaman wa kijamii Kwani uonyesha uvumilivu na mtazamo chanya kisaikolojia usemi huu husaidia kupunguza msongo wa mawazo kutoa utulivu wa akili na kuimarisha hali ya furaha na amani Kitamadini katika baadhi ya jamii kusema hakuna shida ni ishara ya heshima, huru na ustaarabu wa mawasiliano Ikionyesha kuwa mtu ana busara na kuzificha hisia na kufanya mazungumzo kwa upole Kielimu na kitaalumu, usemi huu unaweza kusaidia kudumisha mawasiliano mema, kushirikiana bila mgongano na kufanya maamuzi kwa utulifu. Kwa upande wangu binafsi, neno hakuna shida linaonekana kila siku katika maisha yangu ya kijamii na kitaalumu. Mimi mara nyingi hutumia usemi huu kuondoa hofu kuonyesha utulivu au kudhibitisha kuwa jambo fulani linaweza kudhibitishwa bila msongo. Nilipo kuwa mdogo nilifurahi sana kusikia usemi huu kutoka wazazi wangu wakati nilikosa vitu au nikiwa na changamoto ndogo. Jambo lililonifundisha kuwa kila tatizo lina suluhisho. Sasa katika maisha yangu ya kila siku, usemi huu unanifundisha uvumilvu, ushawishi, chanya, na umuhumu wa kutopoteza matumaini mbele ya changamuto ndogo au matatizo ya kila siku. Kutafakari juu ya neno hakuna shida kumenipa mafunzo makubwa ya maisha. Nimejifunza umuhimu wa kudumisha mtazamo chanya kuondoa msongo wa mawazo na kushughulikia matatizo ya utulivu. Changamoto zinazojitokeza kama kutokubaliana na wengine au kushugulikia mambo yasiyo ya lazima zimenifundisha mbinu za uvumilifu mawasiliano na heshima na kuzingatia suluhisho badala ya kuzingatia tatizo Usemi huu umeimarisha hisia zangu za kujiamini kuondoa hofu zisizo na msingi na kunifundisha umuhimu wa usawa na hisia katika maisha binafsi na kijamii Kwa mtazamo wa baadaye Neno hakuna shida lina nafasi kubwa katika ukuaji wangu binafsi kijamii na kitaaluma linanifundisha uvumilivu utulivu na umuhimu wa kudumisha mawasiliano njani kupitia usemi huu ninapanga maisha yangu kwa busara kuhakikisha kila changamoto ndogo inashungilikia kwa utulivu na kuongeza mshikamano wa kijamii amani ya akili kwa hakika hakuna shida sio tu usemi rahisi bali ni darajaa la mtazamo chanya nidhamu ya akili na ustawi binafsi jambo linaloongeza furaha busara na mwelekeo wa maisha yangu ya badaye usoni itanisaidia sana katika maisha yangu ya baadaye.

Usiku ni kipindi cha muda kinachofuata mchana ambacho kawaida huanza jioni na kumalizika asubuhi. Kwa maana ya msingi usiku ni wakati ambapo jua linapozama kisa linapowekwa na wanyama na binadamu wengi kupumzika. Zaidi ya kuwa kipindi cha mapumziko, usiku pia ni ufumbuzi kwani ni wakati ambao akili inaweza kupumzika na kuzingatia mambo ya ndani kwa utulivu Neno hili linaonyesha mzunguko ya maisha mpangilio wa asili na mara nyingine huchangia hisia ya za kina za binadamu matumizi ya neno usiku ni ya kila siku nayana onekana katika maisha ya kila mmoja wakati wa usiku huashiria muda wa kupumzika kulala na kurudiwa kwa nguvu baada ya shughuli za mchana. Katika maisha ya kijamii usiku ni wakati wa sherehe mikutano ya familia au shughuli za starehe. Lakini pia ni kipindi cha kuhadhari kwani baadhi ya shughuli ni hadhari pale giza inapokuwa kubwa. Kijamii na kitaaluma, usiku pia hutoa nafasi ya kufanya kazi zisizo za ufumbu usumbufu, kufanya tafakari binafsi na kusoma kwa utulivu. Kwa hiyo, neno usiku ni kipengele cha mpangilio wa maisha na tabia za kila usiku. Hatari ya neno usiku zinaonekana kwa kina katika nyanja mbali mbali. Kijamii, usiku huchangia kuunda hali na faraja, mshirikiano wa familia na kutengeneza kumbu kumbu za pamoja katika sherehe au hafla mbali mbali. Kisaikolojia usiku ni wakati wa utulivu na kupumizika. Jambo linaloongeza afya ya akili na mwili. Tamaduni usiku unaweza kuashiria maadimisho, ibada, ibada na mila. Ambapo jamii hujumuika kuenzi tamaduni na historia zao. Kielimu usiku hutoa fursa ya kusoma, kufanya utafiti na kujifunza bila usumbufu. Jambo linaloongeza maarifa na mbinu za ubunifu. Usiku pia huchangia katika mpangilio wa dunia. Mzunguko ya hali ya hewa na mchakato ya asili inayohusiana na maisha ya binadamu na wanyama. Kwa upande wangu binafsi neno usiku linaonekana kila siku katika maisha yangu. Mimi mara nyingi hutumia usiku kwa ajili ya kupumzika, kufanya tafakari na kusoma masomo yangu kwa utulivu. Nilipo kuwa mdogo, nilifurahia sana kusikia hadithi na kushirikiana na familia wakati wa usiku. Jambo lililonifundisha umuhimu wa utulivu, amani na mazungumuzo ya kina. Sasa usiku unanifundisha mpangilio wa maisha, nidhamu ya usingizi na umuhimu wa kutumia muda kwa busara. Kupitia usiku ninaweza kupanga mawazo yangu kufanya maamuzi ya busara na kuunda mpango wa kila siku kwa ufanisi. Kutafakari juu ya neno usiku kumenipa mafunzo makubwa ya maisha nimejifunza umuhimu wa kupumzika, kutafakari na kutumia muda kwa busara ili kuongeza ufanisi wa shughuli sa mchana changamoto zinazotokeza kama kuishi bila usingizi wa kutosha na usumbufu wa giza Zimenifundisha nidhamu kupanga muda na kushirikiana na wengine ili kuhakikisha usalama na ustawi usiku umeimarisha hisia zangu za utulivu kuzingatia afya ya mwili na akili na kunifundisha jinsi ya kutumia muda kwa busara na Kwa mtazamo wa baadaye, neno usiku lina nafasi kubwa katika ukuaji wangu binafsi. Afya na ustawi wa maisha inanifundisha mpangilio nidhamu na umuhimu wa kutumia muda kwa busara, kuzingatia usiku na utulivu wa akili. Kupitia neno hili, ninapanga maisha yangu kwa busara kuhakikisha kila siku inatija na kuongeza ubora wa maamuzi yangu kwa hakika usiku sio tu kipindi cha giza bali ni daraja la utu utulivu, tafakari na usingizi wenye afya na maendeleo endelefu jambo linaloongeza mtazamo chanya, busara na mwelekeo wa maisha yangu ya badaye.

Masungumso ni mchakato wa mawaziliana unawafanyo kati ya watu wawili au zaidi kwa lengo ya kubadilishana mawazo tarifa isia au kufanya maamuzi Kwa maana ya mzingi masungumso ninjia ya kuelewa mawazo kwa uwasi na kusikiliza wengine na kufamikisha kuelewa na kati ya wawazika Masungumzo yanaweza kuwa rasmi au yasio rasmi yanayotokea kasini shuleni katika familia au ata katika jamii kwa jumla yana hili linahashiria siotu kuongea pali pia kuelewana kushirikiana na kujenga uhusiano mzuri kwa jamii matumizi yaneno masungumzo ni ya kila siku na yanaonekana katika maisha wa kila moja katika familia, masungumso usaidia kutatua migogoro, kupanga shuguli za nyumbani na kuongeza mshikamano wa familia. Katika shule au chuo, masungumso hutoa nafasi ya kubadilishana mawazo, kati ya walimu na wanafunzi na kusaidia katika ufahamu wadana ngumi. Kazini, masungumso msingi wa kushirikiana, kupanga miradi na kufanya maamuzi kwa pamoja. Kijamii masungumso uchangia katika kudumisha amani kuelewana na kushirikiana katika shuguli za kijamii. Kwa hivyo masungumso ni kipengele cha muwasiliano chenye umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku. Hadhari ya neno masungumso zinaonekana kwa kina katika nyanja mbalimbali. Kijamii masungumso uchangia kuunda uhusiano mzuri kuongeza mshikamano na kutatua migogoro bila vurugu. Kiuchumi, masungunzo mazuri kazini uchangia kuongeza ticha, kuondoa migongano na kuhakikisha miradi inatekelezwa kwa usahihi. Kielimu masungunzo, kuimarisha mafunzo, kufahamu na ushirikiano kati ya walimu na wanafunzi. Kitamaduni, masungunzo yanashiria heshima, ustaarabu na mtine ya mawasiliano, unao enzi utamaduni wa jamii. Masungumso pia uchangia kuchenga mwelewa wapamonja kushirikena na kuongeza ubora wa maisha ya jamii na kitaalimi. Kwa upande wangu binafsi, neno mazungumzo lilinaonekana kila siku katika maisha yangu. Mimi mara nyingi hushiriki katika mazungumzo ya kikazi, shule na familia. Ambapo tunajadili maswala mfini kubadilishana mawazo na kufanya mamuzi ya pamoja. Nilipo kuwa mdogo nilifurahia sana kushiriki mazungumzo ya familia ambapo kila mmoja alipewa nafasi ya kutoa maoni yake Sasa mazungumzo yamenifundisha umuhimu wa kusikiliza wengine kueleza mawazo kwa uwazi na kufanya maamuzi yenye busara Kupitia mazungumzo ninaweza kuelewa mitazamo tofautu kushirikiana vyema na wenzangu na kuakikisha kila hatuwa inachangia matokeo chane kutafakari juu ya masungumso kumenipa mafunzo makubwa ya maisha nimejifunza kuwa masungumso bora yana hitaji uvumilivu, heshima na utulifu wa akili Changamoto sinajitofesa kama kutokubaliana au mingongano ya mawazo Sime nifundisha mbinu za kushugulikia tafauti ustadi wa kusikiliza na jinsi ya kufikiria suluhisho lenyefaida kwa wote. Masungumzo ya meimarisha hisia zangu za kujiamini kushirikiana na wengine na kuelewa umuhimu wa mawasiliano mema katika maisha binafsi na katika jamii. Kwa mtathamu wa baadae, neno masungumzo linanafasi kubwa katika ukuwaji wangu binafsi, kitaaaluma na kijamii. Lina nifundisha uvumilifu, ushirikiano na umuhimu wa kuwelewa mtasamo tofauti hili kufanikisha malengo ya pamoja. Kupitia busara. Kupitia masungumzo ni napanga maisha yangu kwa busara. Kufanya mamusi yenye msingi dhabiti kuongezeka mshikamano na amani katika jamii. Kwa hakika, masungunso siotu kuongea kwa pamoja. Pali ni daraja na ushirikiano, heshima na endoleo na maelewano. Jambo linalo ongeza, utasamo chana, busara na mwelekeo wa maisha yangu ya baadae.

Pole ni neno la heshima na huruma linalo tumika kuonyesha masikitiko kuonea huruma au kueleza mshikamano kwa mtu anayepitia changamoto maumivu au hali ngumu kwa maana ya msingi neno pole ni ishara ya utu na hisia za binadamu sinazo lenga kumpa faraja mungu zako halitumiki tu nyakatika za huzuni bali pia linaweza kutumika kuonyesha kuelewa uchovu matatiso au hali ya kero inayokumba mtu mwigine. Matumizi ya neno pole ni ya kawaida katika maisha ya kila siku na huonekana katika mazingira ya kifamilia. Kijamii hata kitaaluma. Katika familia, neno hili hutumika kuonyesha huruma kwa wanafamilia aliyeumia mgonjwa au alie kumbwa na matatizo. Kijamii watu hutumia neno pole kuonyesha mshikamano na kuimarisha, mahusiano na kuonyesha kuwa wanajali hali ya wenzao. Kazini au shuleni pole husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kwamito aliye kutiwa changamoto na huchenga mazangira ya kuelewana na kuheshimu. Kwa hiyo, pole si mtu neno na kawaida tu. Bari ni jambo cha kuimarisha, mahusiano na kudumisha utu katika jamii. Hatari za neno pole zinaonekana katika nyanja, mbali mbali za mwisha ya binadamu. Kijamii, neno hili huchangia kuimarisha mshikamano kwa kuwa, huonyesha kuwa jamii inajali hisia na hali za wajamii wake. Kisayikolojia husaidia kusikia neno pole humpa faraja hupungusa maumivu ya moyoni na kumfanya ajisikie kudhaminiwa na kueleweka. Kitamaduni jamii hili hutumia neno pole kama sehimu ya maadili na mila za kuona huruma. Masaa katika nyakati za mziba, ugonjwa na matakiso makubwa. Kielimu na kitaaluma neno pole hujenga mazingira ya binadamu na huruna. Ambapo mtu hufanya kazi na kushirikiana badala ya kushindana kwa ukani. Hivyo pole huchangia si tu katika faraja ya mtu binafsi bali pia katika kujenga jamii yenye mshikamano na utu kwa upande wangu binafsi neno pole linanafasi kubwa katika maisha yangu ya kila siku mimi hulitumia mara nyingi ninapo kutana na mtu aliyo anayepitia changamoto iwe ni rafiki aliyeshindwa mtiani ndugu alie potesa kitu mkini au jirani anayepitia kipindi kigumu Nilipo kuwa mdogo nilifundishwa na wazazi wangu kuwa kusema pole si dalili ya udhaifu hali ni pale ishara ya ubinadamu na heshima kwa wengine Sasa katika maisha yangu ya kila siku Neno hili linanionyesha umuhimu wa kujali hisia sa watu wengine na kutambua kuwa Kila mtu anaweza kuwa na siku ngumu Kupitia kusema pole Nimejifunza kuwa hata maneno chache yanaweza kumpa mtu faraja kubwa na kumfanya ajisikie kuwa hayuko pekeake katika tatizo lake. Kutafakali juu ya neno pole kuna nifundisha mafunzo, muhimu kuhusu huruma, uvumilifu na kuelewa na wahali za wengine. Nimejifunza kuwa si kila tatizo linasuluhishwa la haraka, lakini mara nyingi mtu hujitaji zaidi kuonewa huruma kuliko kupewa majibu. Changamoto ninazo kutana nazo kama kushindwa kujua nini cha kuseme wa ujinsi ya kumsaidia mtu aliyekatika husuni. Zimenifundisha kuwa uwepo wangu na neno langu pole linaweza kuwa mchango mkubwa. Neno hili limeimarisha hisia zangu za ubinadamu na kunifanya nijifunze kusikiliza kwa makini. Na kunisaidia kuelewa kuwa mawasiliano si maneno tu. Bali pia ni hisia na nia yandani ya mtu. Kupitia uzoefu huu, nimeanza kudhamini zaidi mahusiano ya kijamii. Na kuona kuwa huruma ni msingi wa kuishi kwa amani na. Kwa mtazamo wa badaye, neno pole litasidi kuwa mgumu katika ukuwaji wangu, binafsi na katika uhusiano wangu na jamii. Ninanifundisha kuendelea kuwa mtu mwenye huruma, mwenye kuelewa hali za wengine na mwenye kudhamini hisia. Za binadamu wenzangu. Kupitia neno hili linajenga tabia ya kuchari kusikiliza na kusaidia wasio jiweza.

Maziwa ni kinywaji kinachopatikana kutoka kwa wanyama kama ng'ombe, mbuzi au ngamia, na hutumika kama chakula muhimu kwa binadamu tangu utotoni. Kwa maana ya msingi, maziwa ni chanzo kikuu cha virutubisho kama protini, kalshiamu na vitamini mbalimbali zinazochangia ukuaji wa mwili na uimara wa mifupa. Maziwa pia yana nafasi ya kipekee katika maisha ya binadamu kwa kuwa ni chakula cha kwanza kwa mtoto mchanga na huendelea kuwa sehemu ya lishe ya watu wazima katika hatua mbalimbali ya maisha. Matumizi ya neno maziwa ni ya kila siku na yanaonekana katika familia nyingi na jamii kwa ujumla. Nyumbani maziwa hutumika kama kinywaji cha kawaida au kama kiungo cha kuandaa vyakula kama uji chai au vyakula vingine. Katika shule na hospitali maziwa hutambuliwa kama chakula chenye afya kinachosaidia kugusa nguvu za mwili na kuimarisha kinga. Kiuchumi maziwa ni zao muhimu linalowapatia wafugaji kipato na kusaidia msunguko wa biashara katika jamii. Hivo, maziwa yana uhusiano wa moja kwa moja na afya, uchumi na ustawi wa watu wa tapaka mbalimbali. Hatari sa neno maziwa sinaonekana katika nyanja tafauti za maisha. Kiafya, maziwa huchangia kuimarisha mifupa meno na misuli, kutokana na virutubisho vilivyomo ndani yake. Kijamii, unywaji wa maziwa huimarisha desturi za kifamilia. Hasa wakati wa kufungua kinywa au chakula cha jioni, ambapo familia hukutana na kushirikiana. Kiuchumi, biashara ya maziwa imekua chanzo cha ajira na kipato kwa wafugaji na wauzaji. Na hivo, huchangia maendeleo ya kijamii. Kitamaduni na katika baadhi ya jamii, maziwa huonekana kama ishara ya uhai. Baraka na ukarimu. Hasa pale ninapotolewa kwa mgeni kama ishara wa heshima na mapokezi mema. Kwa upande wangu binafsi, neno maziwa ni ya nafasi kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Mimi nimezoea kunywa maziwa tangu utotoni na nimekua nikiyasikia yake. Huhusishwa na afya njema na nguvu za mwili. Asubui mara nyingi nanywa chai yenye maziwa ambayo hunipa nguvu ya kuanza siku yangu kwa bidii. Nilipokuwa mdogo, nilifundishwa na wazazi wangu kuwa maziwa ni chakula muhimu na kwa ukuaji wa mwili jambo linalonifanya, nijenge tabia na kuyapenda na kuyathamini. Hata sasa ninapotumia maziwa katika maandalizi ya chakula au kinywaji, Nahisi kama ninatunza mwili wangu na kujiandaa kwa majukumu ya siku mzima. Maziwa yamekua sehemu ya ratipa yangu ya lishe na yananikumbusha umuhimu wa kutambua vyakula vinavyonijenga kiafya na kunipa nguvu ya kufanya kazi na kusoma kwa ufanisi. Kutafakari juu ya neno maziwa kunanipa mafunzo mengi kuhusu afya nidhamu ya lishe na uwajibikaji binafsi. Nimejifunza kuwa kile ninachokula au kunywa kina athari kubwa kwa ngufu zangu. Umakini wangu na hali yangu ya mwili kwa ujumla. Changamoto kama kukosa maziwa au kuyatumia kupita kiasi hunifundisha umuhimu wa uwiano katika lishe na kuchagua kwa busara. Kupitia uzoefu wangu nimegundua kuwa maziwa si tu kinywaji cha kawaida. Pali ni sehemu ya mtindo wa maisha wenye afya. Hisia ninazopata ninapokunywa maziwa, ni za faraja na utulivu. Hasa ninapokumbuka nilivyofundishwa tangu utotoni kuwa maziwa yanachenga mwili na kuimarisha. Hivo, neno hili linasaidia kutafakari juu ya wachipu wangu wa kujitunza kiafya na kuthamini rasilimali za chakula zinazopatikana katika jamii yangu. Kwa mtasamo wa baadaye, neno maziwa litaendelea kuwa muhimu katika maisha yangu na katika mwelekeo wa fikra zangu kuhusu afya na lishe. Vinanifanya niendelee kuchagua vykula vinavyoongesa nguvu na kunisaidia kufikia malengo yangu ya kitaalamu na binafsi. Kupitia maziwa yangu, ninaona umuhimu wake.

Jumamosi ni siku ya sita katika chuma inayofuata ijumaa na kutangulia jumapiri. Kwa maana ya msingi, chumamosi hutambulika kama siku ya mapumziko au siku ya mpito kati ya machukumu ya kasi za wiki na maandalizi ya wiki mpya. Kwa watu wengi, siku hii uambatana na kupungusa shughuli rasmi na kusingatia zaidi maswala ya kijamii kifamilia au binafsi. Hivo, chumamosi ubeba maana ya muda wa kupumzika kupanga na kutafakari baada ya shughuli nyingi sa siku ya kazi. Matumizi ya nena chumamosi ni ya kawaida katika maisha ya kila siku kwa sababu ni siku inayo tambulika kwa ratiba mahaluum katika familia chumamosi mara nyingi utumika kwa kufanya usafi ya nyumbani kushirikiana katika kasi ndogo ndogo na kutembeleana na ndugu. Kijamii ni siku ya mikusanyiko sherehe au ibada kwa baadhi ya watu huku wengine wakiitumia kwa shughuli sa burudani au micheso. Kielimu na kitaaluma jumamosi utumika kwa kufanya masomo ya siada maandalizi ya wiki ijayo na kuhudhuria washa na mikutano midogo. Kwa hivo, siku hii inahusiana na uhusiano wa karibu na maisha ya kila siku na watu wengi na ina michango katika mpangilio wa shughuli zao. Hatari ya neno chumamosi zinaonekana katika nyanja mbalimbali za maisha. Kijamii, siku hii huchangia kuimarisha uhushi uhusiano katiaya wana familia na marafiki kwa kuwa watu wengi hupata muda wa kukutana na kusungumza bila haraka za kasi. Kiuchumi, chumamosi ni siku muhimu ya wanabiashara kwa sababu watu wengi hununua bidhaa au uduma. Hivo uongesa msunguko wa fedha sokoni. Kitamaduni chumamosi uweza kuhusishwa na sherehe harusi, hau mikutano ya kijamii inayolenga kuimarisha mshikamano wa jamii kielimu. Siku hii utoa nafasi ya wanafunzi kwa na walimu kufanya marejeo ya masomo kujifunza kwa utulifu au kushiriki katika shughuli za maendeleo binafsi. Kwa ujumla, jumamosi uadhiri muenendo wa jamii na kuunganisha mapumziko kazi kidogo na mausiano ya jamii katika mfumo mmoja wa maisha ya kila wiki. Kwa upande wangu binafsi neno jumamosi lina nafasi mahaalum katika maisha yangu. Mimi huiangalia jumamosi kama siku ya kupumua baada ya wiki yenye machukumu nyingi ya masomo au kasi. Asubuhi ya jumamosi mara nyingi huanza kwa kupanga kasi zangu ndogo kama kusafisha chumba kuandaa ratiba ya wiki ijayo na kufanya marejeo ya masomo iliopitia. Baadaye hutumika kama muda wakuasiliana na marafiki au familia, hama ata kutembe kutembeleana au masungumzo ya simu. Nilipo kuwa mdogo jumamosi ilikuwa siku ya kuchesa na wenzangu, bila wasiwasi wakuamka mapema kwa achili ya shule. Jambo lililo nifanya nione kama siku ya furaha na uhuru. Hadi sasa hata nikiwa na machukumu makubwa zaidi Baado naona chumamosi kama siku ya kurejesha ngufu za mwili na akili. Kwa sababu inanipa nafasi ya kusimama kidogo kufikiria malengo yangu na kuchiandaa kisaikolojia kwa wiki inayofuata. Kutafakari juu ya neno chumamosi kuna nifundisha umuhimu wa uwiyano kati ya kasi na mapumziko Nimejifunza kuwa kufanya kasi bila kupumzika kunaweza kuwadhiri, afya ya mwili na akili na kwamba siku kama chumamosi ni muhimu kwa kuchenga nguvu mpya changamoto ninazo kutana nazo nipale, ninapo tumia siku hii fibaya kwa kupoteza muda au kwa kutopanga vizuri shughuli zao Jambo linalo nifanya nijisikie kama sijaitumia kwa tija. Hata hivo usoefu uu umenifundisha kupanga muda wangu visuri saidi. Kuchagua shughuli zenye maana na kusingatia afya yangu ya akili pamoja na mahusiano yangu ya kijamii. Hizia ninasopata ninapo tumia chumamosi kwa busara nisa utulifu kuridhika na matumaini kwa sababu na hisi kuwa nimejiandaa fiema kwa changamoto ya siku sijazo.

Neno sielewi hutumika kuonyesha hali ya kutokuelewa jambo fulani. Iwe ni wazo maelekezo au tukio. Kimsingi ni kauli inayobainisha upungufu wa ufahamu au haja ya kupata maelezo zaidi. Neno hili linaweza kutumika katika mawasiliano ya kila siku. Katika mazingira ya kielimu au katika mazugumzo ya kijamii. Likiwa na lengo la kuonyesha kuwa mtu hajapata maana kamili ya jambo linalozungumzio. Kwa matumizi ya jumla, sielewi ni neno muhimu kwa sababu linafungua. Lango wakuuliza kujifunza na kurekebisha makosa ya mawasiliano. Katika jamii neno hili husaidia kuzuia mingongano inayoweza kusababishwa na tafsiri potofu. Kwa kuwa mtu anapo sema haelewi huomba ufafanusi badala ya kudhani, kielimu neno hili lina nafasi kubwa katika mchakato wa kujifunza, kwa sababu mwanafunzi anapo tamka kuwa sielewi mwalimu hupata fursa ya kurudia au kueleza kwa njia nyingine. Hivo, sielewi sio ishara ya udhaifu, bali ni hatua ya kwanza kuelekea ufahamu na maendeleo ya maarifa. Athari ya neno sielewi zinaonekana katika nyanja za kijamii, kiuchumi ya kielimu. Kijami linaweza kusaidia kujenga mawasiliano ya wazi kwa sababu watu wanapokiri kutoelewa hujenga mazingira ya kuaminiana na kuheshimiana. Kiuchumi, neno hili linaweza kuwa na mchango katika kasi na biashara pale wafanyakazi au wateja wanaposema hawajaelewa taratibu au masharti. Jambo linalo saidia kuepuka hasara zinazotokana na makosa kielimu. Kielimu neno hili lina umuhimu mkubwa kwa kuwa ndilo linachochea maswali majadiliano na utafiti zaidi. Kwa ujumla, sielewe linaweza kuonekana kama changamoto ya ufahamu, lakini kwa upande mwingine ni chaju ya maarifa mapya na maendeleo ya kiakili katika jamii. Kwa upande wangu binafsi, neno sielewi limekuwa sehemu ya safari yangu ya kujifunza na kujiendeleza. Mimi hukutana na hali nyingi ambazo nahitaji kulitumia, haswa ninapokutana na mada mpya au ninapo pewa maelekezo magumu. Katika maisha yangu ya kila siku kusema sielewi hunilazimu kujinyenyekeza na kukubali kuwa siwezi kujua kila kitu kwa wakati mmoja. Napo sema neno hili darasani au kazini mara nyingi napata msaada kutoka kwa wengine. Iwe ni kwa maelezo ya ziada au kwa mifano inayonisaidia kufahamu vizuri zaidi. Kupitia uzoefu, nimegundua kuwa kusema sielewi hunisaidia kujenga ujasiri na kuniuliza maswali na kunifanya nijione kama mshiriki hai katika mchakato wa kujifunza badala ya kuwa mtazamaji tu. Hata hivo, neno hili limekuwa daraja ya ujinga na muda wa maarifa ninayo pata badae. Kutafakari kwa kina juu ya matumizi ya neno sielewe kumeleta mafunzo mengi katika maisha yangu. Nimejifunza kuwa kukiri kutokuelewa si aibu. Bali ni njia ya ishara ya kutafuta ukweli na maarifa. Changamoto ninazo kutana nazo ni pale ninapo hisi hofu ya kuhukumiwa au kuonekana dhahifu mbele ya wengine. Jambo ambalo wakati mwingine hunifanya nikae kimya badala ya kuuliza. Hata hivo, uzoefu umeonyesha kuwa kunyamaza kuna nigharamu zaidi kwa sababu hunifanya niendelee kubaki katika hali ya kutoelewa. Hisia ninazo pata ninapodhubutu kusema sielewi ni mchanganyiko wa hofu na faraja. Kwa sababu ingawa ninaogopa kuonekana mjinga, hujitokeza pia matumaini ya kupata ufafanusi. Faida yake kubwa nikuwa, neno hili hunisaidia kujifunza kwa kina, kuimarisha, uelewano wangu na kupunguza makosa yanayotokana na kudhani nimeelewa ilhali sivyo. Kwa mtazamo wa badaye neno sielewi litaendelea kuwa muhimu katika ukuwaji wangu, binafsi na kielimu, linaniwezesha kuwa nafikra za wazi kabisa.

Neno nzuri hutumiwa kuelezea hali kitu au tendo linalokubalika kupendeza au kuwa na thamani chanya kulingana na segezo fulani vya jamii au binafsi. Kimsingi neno hili limeashiria ubora au stahiki wa jambo fulani. Iwe ni kwa sura tabia matokeo au hadhari zake. Maana ya nzuri hutegemea muktadha unaotumika. Kwani linaweza kurejelea uzuri wa kimwili wema wa tabia au ubora wa utendaji katika hali tofauti tofauti za maisha. Kwa matumizi ya jumla nzuri ni neno linalotumika sana katika mawasiliano ya kila siku. Kwa sababu husaidia kutoa tathmini ya haraka kuhusu kitu au tukio. Katika jamii, watu hutumia neno hili kusifia tabia njema kazi bora au mafanikio ya mtu fulani. Jambo linalo changia kuimarisha mahusiano na kujenga moyo wa kuthaminiana. Kielimu, neno nzuri hutumiwa kueleza kiwango cha ufaulu au uelewa wa mwanafuzi. Kwa hivo, mpa motisha ya kuendelea kujitahidi. Katika maisha ya kila siku neno hili, lina uhusiano wa karibu na maamuzi ya watu. Kwa kuwa mara nyingi huadhiri uchaguzi wa kile wanacho kiona kwa kuwa cha maana, cha kufaa na cha kuigwa. Hadhari za neno nzuri zinaonekana katika nyanja za kijamii, kiuchumi, kitamaduni na kielimu. Kijamii linachangia kujenga, utamaduni wa kuthamini matendo mema na tabia njema. Kwa kuwa jamii hujenga vigizo vya kile kinacho itwa kizuri na kukipa heshima. Kiuchumi dhana ya mzuri hutumika katika kutathmini, bidhaa na huduma. Ambapo ubora mzuri huongeza imani ya wateja na kuchangia mafanikio ya biashara. Kitamaduni neno hili huakisi maadili ya jamii kwa kwa kile kinachoitwa kizuri leo huweza kubadilika kulingana na tamaduni na wakati. Kielimu nzuri huchochea kushindani wa afya na maendeleo ya maarifa. Kwa sababu watu huthamini kufikia kiwango wanavyo onekana kuwa bora. Hivo neno hili lina michango mkubwa katika kuunda mitazamo maamuzi na mienende ya watu katika jamii kwa ujumla. Kwa upande wangu binasi neno nzuri limekuwa sehemu muhimu ya mitazamo wangu kuhusu maisha. Mimi hutumia neno ili si tu kuelekeza vitu ninavyo vipenda. Bali pia kutathmini matendo yangu mwenyewe. Katika maisha yangu ya kila siku ninapofanya jambo na kuona matokeo yake ni mazuri najihisi kuwa na amani ya ndani na kuridhika juu ya juhudi zangu. Kwa mfano ninapo saidia mtu na kuona anapata nafuu au furaha na ona tendo hilo kuwa jambo mzuri na lenye maana. Vivyo hivyo ninapo jitahidi katika masomo au kazi na kupata matokeo chanya. Neno nzuri hunipa nguvu ya kuendelea bei. Kwa njia hii, neno hili limekua kama kipimo cha damira yangu. Ikinionyesha, iwapo niko kwenye mwelekeo unao kubalika au la. Kupitia uzoefu wangu, nimegundua kuwa kutafuta kile Kilicho nzuri kunanifanya nijitahidi kuwa mtu bora zaidi katika tabia, fikra na mahusiano yangu na wengine. Kutafakari kwa kina juu ya maana ya nzuri kumeleta mafunzo mengi katika maisha yangu. Nimejifunza kuwa kile kinacho onekana kuwa kizuri kwa mtu mmoja huwenda kisiwe kizuri kwa mwingine. Jambo linalo nifundisha kuvumilia mitazamo tofauti na kuheshimu maoni ya watu mwingine. Changamoto ninazo kutana nazo ni pale ninapo jaribu kufikia kile kinacho itwa kizuri kwa viwango vya jamii bila kuzingatia uwezo wangu au hali halisi Hali ambayo wakati mwingine hunisababishia msongo wa mawazo Hata hivo kupitia hali hizi, nimeanza kuelewa kuwa uzuri wa kweli haupo tu katika matokeo, bali pia katika juhudi na nia njema.

Mei ni mwezi Watano katika kalenda ya mwaka, unaopatikana kati ya aprili na juni. Kimsingi mei hutambulika kama kipindi cha mpito kati ya mwanzo wa mwaka, na nusu ya pili ya mwaka. Na mara nyingi huambatana na mabadiliko ya hali ya hewa tatipa na masomu na shuguli za kijamii kwa maana pala mei si tu kipimo cha muda, bali pia ni ishara ya muendelezo wa maisha, maendeleo ya kasi na masomo, pamoja na mabadiliko ya mazingira yanayoakisi mzunguko wa asili wa mwaka. Katika matumizi ya jumla, mei hutumika kupanga ratiba za shughuli mbalimbali za kijamii, kielimu na kichumi. Kwa mwanafunzi ni mwezi unahusishwa na mandalizi ya mitihani au tathmini za masomu. Wakati kwa wafanyikazi ni kipindi cha kuendelea kutekeleza malengo ya mwaka yanayopangwa mapema. Katika jamii, mei huweza kuhusishwa na sherehe mikutano au shuguli za kidini kulingana na mazingira ya eneo husika. Hivyo, mwezi huu una uhusiano wa karibu na maisha ya kila siku kwa sababu waathiri upangaji wa muda, matumizi ya rasilimali na mtiririko wa shuguli za binadamu katika ngazi ya familia na jamii. Athari ya neno mei zinaonekana katika nyanja za kijamii, kiuchumi kitamaduni na kielimu. Kijamii ni kipindi ambacho watu wengi huanza kuona matokeo ya juhudi walizoweka mwanzoni mwa mwaka. Jambo linaloweza kuleta matumaini au hitaji la kujidhatmini upya. Kiuchumi mei ni mwezi unaoweza kuathiri biashara na uzalishaji. Hasa pale unapoambatana na mabadiliko ya hali ya hewa au msimu wa mavuno katika baadhi ya maeneo. Kitamaduni jamii huweza kuhusisha mei na sherehe fulani au matukio ya kihistoria, yanayokumbukwa kila mwaka. Kielimu ni mwezi muhimu kwa sababu huwakilisha kipindi cha kupima maendeleo ya mwanafunzi kabla ya kuingia katika hatua nyingine cha masomo. Kwa ujumla, mei huunganisha dhana ya muda na maendeleo ya maisha ya binadamu kwa kuwa huakisi jinsi jamii inavyojipanga na kutathmini hatua zake katika mwaka. Kwa upande wangu binafsi, mwezi wa mei una maana ya kipeke katika maisha yangu. Mimi huutazama mei kama kipindi cha kujipima na kujitathmini kuhusu malengo niliyoweka mwanzoni mwa mwaka. Katika maisha yangu ya kila siku ninapofika mei. Naanza kujiuliza kama ninatembea katika muelekeo niliyokusudia au nikama nimepotea kwa sababu ya changamoto mbalimbali. Ni mwezi ambao mara nyingi hunikuta nikiwa katika harakati ya kuongeza bidii katika masomo au kazi. Kwa kuwa nahisi kuwa muda unaendelea kusonga kwa kasi. Pia mei hunikumbusha umuhimu wa kupanga upya ratiba zangu, kurekebisha makosa ya hawali na kujiwekea mikakati mipya na kufikia malengo. Katika uzoefu wangu, mei imekuwa kama daraja kati ya matumaini ya mwanzo wa mwaka na uhalisia wa juhudi ninazoweka katikati ya mwaka. Jambo linalonifanya niwe makini zaidi katika maamuzi yangu ya kila siku. Kutafakari juu ya maana ya mei kumeleta mafunzo muhimu katika maisha yangu. Nimejifunza kuwa muda hausubiri na kwamba kila mwezi una nafasi yake katika kujenga mafanikio ya baadaye. Changamoto ninazokutana nazo katika kipindi hiki ni hisia ya presha na kutaka kuwa na matokeo ya haraka Hasa ninapohisi kuwa sikufanya vya kutosha katika miezi iliyotangulia. Hata hivyo, hali hii hunifundisha kuwa mchakato wa maendeleo haupimwi kwa kazi peke yake, bali kwa utafiti na nidhamu. Hisia ninazopata ninapoutafakari mwezi wa mei mchanganyiko wa wasiwasi na matumaini. Kwa sababu naona wazi pengo kati ya ndoto zangu na hatua nilizopiga. Lakini pia naona fursa ya kurekebisha mwelekeo wangu. Faida kubwa ninayopata ni kutokana na mtazamo huu, ni kuimarika kwa uwajibikaji binafsi.

Binamu ni mtu anaye usiana nami kwa ukoo kupitia ndugu na ndugu wa wasazi wangu iwe ni upande wa mama au baba Kwa maana ya msingi binamu ni sehemu ya familia pana lakini mara nyingi uwonekana kama daraja kati ya undugu wakaribu na urafiki wa kawaida Neno hili upeba dana ya usiano wa damu unawo ambatana na istoria ya kifamilia, mila na matarajio ya mshikamani. Hivo, binamu si tu jina la usiano. Pali pia ni alama ya mtandao wa kifamilia unawo unganisha visazi na ukoo. Katika matumizi ya jumla, neno pinamu utumika kutambua nafasi ya mtu katika ukoa na kueleza ukaribu wa kifamilia pila kumuita kaka au dada. Kijamii binamu ushiriki katika shuguli sa familia katika sherehe, misipa na mikutano ya kindungu. Jambo linalo imarisha usiano na mshikamani. Katika maisha akila siku, binamu wanaweza kuwa marafiki wa karibu kwa sababu wanashirikiana historia mazingira na malezi na mara nyingi umri unao karibiana. Kwa hivyo, binamu ananafasi ya pekee inayo changanya, wachipu, wa kifamilia na urafiki, wa hiyari na kufanya neno hili kuwa na maana kwa kubwa katika muundo wajamii nyingi. Hathari sa neno pinamu sinaonekana katika nyanja sa kijami, kitamaduni na hata kiuchumi. Kijamii uwepo wa binamu uimarisha mtandao wa msaada kwa kuwa watu wa ukoo mmoja uweza kusaidiana katika nyakati za furaha na shida. Kitamaduni pinamu ushiriki katika kuritishana mila na desturi za familia kwa kuwa kupitia wao hadithi za wazee desturi za uko na maandili ya familia uendelea kuhishi. Kiuchumi katika baadhi ya jamii pinamu ushirikiana katika miradi ya pamoja na biyashara ndongo ndongo kwa misingi ya kuwaminiana kwa sababu usiano wa damu. Kwa jumla, neno binamu uwakilisha mukaniko na mausiano unaofuka mipaka ya mtu mmoja na kuingia katika mfumo, mpana, wa familia na jamii. Kwa upande wangu pinafsi, neno binamu linauzito wakihisia na kijamii katika maisha yangu. Mimi nimekuwa nikishi karibu na baadhi ya binamu zangu. Tukishirikia na mcheso ya utotoni masomo na ata changamoto za ujana katika maisha yangu ya kila siku, binamu wamekua marafiki zangu wakwanza niliopata ndani ya familia kwa sababu tulikuwa tukisugumza kwa uhuru Tukishauriana na kushirikia na mawazo pila hofu Nilipo kutana na matatiso shuleni au katika maamusi fulani ya maisha Mara nyingi nilimukeukia pinamu kwa sababu nilihisi anaweza kunielewa kwa uraisi kutokana na historia zetu ya pamoja. Kupitia mausiana haya nimejifunza kufumilia tafauti za tabia kwa kuwa ata ndani ya familia kuna mitasamo ya aipa tafauti. Hivyo uzoefu wangu na pinamu umechenga ndani yangu isia ya kuwa sahemu ya kundi pana. Siyo tu kama mtu pinafsi pali kama mshiriki wa familia yenye misisi na mwelekeo wa pamoja. Kutafakari juu ya mahana ya pinamu kunanifundisha masomo mengi kuhusu mhusiano wa kifamilia. Nimejifunza kuwa ukaribu wa damu au undoi uwesekano wa migongano, bali uleta wachipu wa kutafuta suluhisho na njia ya heshima na maelewano. Changamoto nilizo kutana nazo ni pale ambapo tofauti ya mawazo na mitindo ya maisha uchitokesa kati yangu na pinamu zangu. Jambo linalohitaji busara ili kuepuka kuvunja mahusiano ya muda mrefu. Hisia ni nasopata ni napofanikiwa kudumisha usiano msuri na pinamu ni za furaha na uthapiti wa kihisia. Kwa sababu najua nina watu wa karibu wanao ni tambua tangu mwanso wa maisha yangu. Faida ya kuwa na pinamu katika maisha yangu ni kupata nafasi ya kujifunza kutoka kwa usoefu wao kuona dunia kwa mitasamo.

Programu tumizi ni kipengele cha kompyuta kilicho undwa mahususi ili kusaidia mtumiaji, kufanya kazi fulani au kutumiza majukumu maalumu kwa urahisi. Kwa mana ya msingi, programu tumizi utumika kuongeza ufanisi wa kazi kupunguza muda unao chukuliwa na kufanya shughuli kuwa rahisi na yenye mpangilio. Programu tumizi inaweza kuwa ya ofisi ya mawasiliano ya michoro au hata ya burudani, lakini dhamira yake kuu ni kusaidia mtumiaji kufanikisha malengo yake kwanjia ya kidigitali. Matumizi ya neno programu tumizi ni ya kawaida sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwani karibu kila mtu anayefanya kazi za kompyuta au kutumia simu ya kisasa utegemea programu tumizi. Katika shule au chuo, wanafunzi hutumia programu tumizi kuandika ripoti kufanya hesabu au kujifunza lugha mpya. Katika kazi za ofisi programu tumizi usaidia kupanga ratiba kuandika barua pepe na kusimamia faili na taharifa. Hata katika maisha ya kibinafsi, watu utumia programu, programu tumizi za kuandaa bajeti kuhariri picha na kuwasiliana kwa urahisi. Hivyo programu tumizi ina uhusiano wakaribu na maisha ya kila siku kwa sababu ufanya shughuli kuwa rahisi za haraka na zenye mpangilio mzuri. Athari za neno programu tumizi zinaonekana katika nyanza za kielimu kijamii na kiuchumi na kiteknolojia. Kielimu programu tumizi zimesaidia sana kuboresha ufanisi wa masomo na ufahamu wa wanafunzi kwa sababu hutoa njia mbadala ya kujifunza, kuhifadhi taarifa na kufanya majaribio ya kimfumo. Kijamii programu tumizi usaidia watu kuwasiliana kwa urahisi kushirikiana kwa mbali na kuunda mitandao ya kijamii yenye maana. Kiuchumi, biashara zinazo tumia programu, tumizi zinasimamia hesabu kudama mauzo na wateja. Jambo linalo ongeza faida na kupunguza makosa ya binadamu. Kiteknolojia matumizi ya programu, tumizi uchochea ubunifu, kurahisisha utafiti na kurahisisha mbinu za kazi na burudani. Kwa ujumla, neno hili linaonyesha jinsi, teknolojia inavyoweza kubadilisha maisha na kuongeza tija katika nyanza zote za jamii. Kwa upande wangu binafsi, neno programu tumizi lina nafasi kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Mimi hutegemea programu tumizi, tumizi mara kwa mara katika kazi masomo na shughuli za burudani. Kwa mfano, ninakitumia programu tumizi kwa kuandika na kuhariri, maandiko programu za kuhifadhi na kupanga data na hata programu za kujifunza, lugha au kufanya mahesabu. Nilipo kuwa mdogo nilianza kufahamu thamani ya programu tumizi pale nilipo jaribu kuandaa ripoti shuleni. Ampapo bila msaada wake, kazi ingekuwa ngumu na kuchukua muda mrefu. Hadi leo, programu tumizi zinaendelea kuwa sana muhimu katika kuhakikisha kazi zangu zinaenda kwa haraka kwa usahihi na kwa ubora na unaotakiwa. Kupitia uzoefu huu, nimejifunza kuthamini teknolojia na kuona jinsi zana hizi za kidigitali zinavyo weza kubadilisha maisha ya kila mtu ikiwa zinatumika kwa busara. Kutafakari juu ya neno programu, tumizi kuna tufundisha mafunzo mengi kuhusu jinsi teknolojia inavyo husiana na maendeleo binafsi na jamii. Nimejifunza kuwa programu tumizi sio tu zana za kompyuta bali ni nyenzo ya kuboresha maisha kuongeza ufanisi na kuendeleza maarifa Changamoto ninazo kutana nazo ni pale programu tumizi zinapo kuwa ngumu kutumia na zinapokosa kufanya kazi ipasavyo Jambo linalo nifundisha uvumilivu, ubunifu na kutafuta mbadala na umuhimu wa kujifunza, miongozo kwa makini. Hisia zinapo pata ni napo kabiliana na programu tumizi yenye.

Masoko ni sehemu au mfumo wa biashara ambapo bidhaa na huduma zinauzwa na kununuliwa. Mara nyingi kati ya wauzaji na wanunuzi. Kwa maana ya msingi masoko ni viwanja vya kiuchumi vinvyowezesha uzambazaji wa bidhaa, ujumuishaji wa fedha na kubadilishana kwa dhamani kati ya watu au kampuni. Neno hili linabeba dhana ya mahusiano ya biashara, malipo na mahitaji ya kimsingi ya binadamu kwa kuwa masoko huunganisha uzalishaji na matumizi katika jamii. Katika matumizi ya jumla masoko ni sehemu muhimu katika maisha ya kila siku. Kwa sababu yanaruhusu watu kupata bidhaa wanazohitaji kutoka chakula, nguo, vyakula vya kila siku, hadi vifaa vya kijamii na kiteknoloji. Kijamii, masoko ni sehemu ambapo watu hukutana kushirikiana na kuimarisha mahusiano ya kijamii. Kiuchumi masoko huchangia kuongeza mapato ya wafanyabiashara, kunguza biashara ndogo ndogo na kuendeleza uchumi wa taifa. Kitamaduni, masoko mara nyingi huonyesha utambulisho wa jamii kupitia bidhaa za asili, sanaa na utamaduni wa uuzaji. Kwa hivyo, masoko si tu sehemu ya kununua na kuuza. Bali pia nikiini cha maisha ya kijamii na kiuchumi katika jamii yoyote. Athari za neno masoko zinaonekana katika nyanja nyingi ya maisha. Kijamii, masoko huchangia kuimarisha mshikamano wa jamii. Kwani watu wanapukutana mara kwa mara kwenye shughuli za biashara, wanashirikiana kubadilishana habari na kujenga urafiki. Kiuchumi, masoko huongeza uzalishaji na uuzaji wa bidhaa. Kuunda ajira kwa wafanyabiashara wadogo na wakubwa na kuchangia ukuwaji wa uchumi wa kitaifa. Kitamaduni, masoko huakisi historia na tamaduni za eneo husika kupitia bidhaa na asili. Sanaa na njia ya uuzaji. Kielimu, masoko huweza kutumika kama somo la vitendo kwa wanafunzi kuelewa jinsi biashara, fedha na mahitaji ya binadamu vinavyofanya kazi pamoja. Kwa ujumla, masoko ni sehemu muhimu inayowaunganisha wanajamii kwa masilahi ya kichumi kijami na kitamaduni. Kwa upande wangu binafsi, neno masoko ina nafasi kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Mimi huwa na furahia kutembelea masoko ili kununua bidhaa za kila siku na pia kuchunguza bidhaa mpya au mbinu za biashara. Mara nyingi masoko hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa wauzaji, kuangalia bei, kubadilishana maoni na wateja wengine na kuelewa mahitaji ya watu. Nilipokua mdogo kutembelea masoko na familia yangu kulinifundisha umuhimu wa mipangilio, kuhesabu pesa na kutathmini bidhaa na jitihada ya wajasili mali. Hadi leo masoko ni sihemu ambapo najifunza sio tu kuhusiana na biashara bali pia kujifunza tabia za kijamii, maadili ya heshima na ushirikiano. Kwa namna ya kushirikiana na watu tofauti. Kupitia uzoefu huu, nimejifunza jinsi masoko yanavyoweza kuwa chombo cha maendeleo binafsi na kijamii. Kutafakari juu ya neno masoko kumeleta mafunzo makubwa kuhusu maisha na jamii. Nimejifunza kuwa masoko sio tu sehemu ya kuuza na kununua, bali pia ni jukwa la kujenga uhusiano, kushirikiana na kujifunza mambo mapya. Changamoto ninazo kutana nazo katika masoko. Pale bidhaa znapokuwa nyingi au changamoto. Jambo linalonifanya nienza kuchagua kwa makini ili kupata bora zaidi kwa gharama sahihi. Hata hivyo, kupitia hali hizi nimejifunga kupanga muda wangu kutathmini bidhaa na kufanya maamuzi bora. Hisia ninazopata ninapokua masoko ni furaha na kuridhika kwa sababu ninajiona sahemu ya mfumo mkubwa unaoendeleza maisha ya kijamii na kiichumi.

Mkataba ni makubaliano rasmi kati ya pande mbili au zaidi ambapo kila upanda unakubali masharti fulani kwa hiyari yake kwa mana ya msingi mkataba unausisha wajibu na haki sinazo wekwa wazi ili kuhakikisha kila upanda unatimiza kila kinacho kubaliwa mkataba unaweza kuwa wakibiashara kisheria o ata wakijamii lakini dhamira yake kuu nikuweka mlingano wa uwachipikaji na kuhakikisha ushirikiano unenda kwa mpangilio ulio kubalika kwa pande zote zinazo uzika katika matumizi ya jumla neno mkataba ni mhimu sana katika maisha ya kilasiku kwasababu watu wengi wanakabiliana na makubaliano ya aina mbalimbali jamii katapa unaweza kuwa makubaliano ya maneno kati ya ndugu marafiki na wanandoa kuhusu majukumu yao kiuchumi mkataba ni msingi wa biashara na huduma kwani kuweka wazi malipo muda na kiwango chakasi kinachoitajika kishiria mkataba utoa kinga na utipitisho wa haki za pande usika na njia ya kutatua migogoro hivyo mkataba unausiano wakaribu na maisha ya kilasiku kwasababu uunda msingi wa ushirikiano uwachibikaji na amani kati ya watu hadhari saneno mkataba zinaonekana katika nyanja nyingi za kijamii kiuchumi sheria na kitamadini kijamii mkataba uhimarisha uwaminifu na eshima katia ya pande zinazo uzika kwa kuwa kila mmoja anajua matarajio yake na wajibu wake kiuchumi mkataba uchochea biashara na kutoa uhakika kwa wawekezaji wateja na wafanyakazi kwa hivyo kuongeza tija na ukuwaji wa biashara kisheria mkataba utoa muongozo wa kutatua migogoro na kuepuka migongano isiyo na faida kitamaduni mkataba mara nyingi huwakisi maadili ya kijamii hasa katika ushirikiano heshima na kutimiza maneno yaliyotolewa kwa ujumla mkataba ni nyenzo muhimu ya kuhakikisha usawa amani na maendeleo katika maisha ya kila siku ya jamii kwa upande wangu binafsi neno mkataba lina nafasi ya kipekee katika maisha yangu mimi hukutana na mikataba katika masuala mbalimbali kuanzia shule kazi na maisha binafsi katika maisha yangu ya kila siku mkataba unanifundisha umuhimu wa kutimiza ahadi kuheshimu maneno na kuwa makini katika kila maamuzi ninayoyafanya kwa mfano nilipokuwa shuleni tulishirikiana kwa miradi ya kikundi tulianzisha mikataba ya kidogo kuamua majukumu ya kila mmoja kupitia uzoefu huu nilijifunza umuhimu wa uwazi majibu kwa wakati na kushirikiana bila mgongano hadi leo mkataba uliendelea kuwa kilelezo cha nidhamu uwajibikaji na maadili katika maisha yangu kwani kila jambo ninalo kubali ili linanifanya kuwa muaminifu na mtu wakuaminika kutafakari juu ya neno mkataba kunanifundisha mafunzo muhimu kuhusu maisha na uhusiano wa kijamii nimejifunza kuwa makubaliano yanayofanywa kwa uwazi na hiari husaidia kuepuka migongano na kuchangia maendeleo ya pande zote changamoto ninazo kutana nazo ni pale makubaliano haya yanapovunjika au pande hizo zisizoteleleza wajibu wao jambo linalofanya niwe makini zaidi katika kuchagua washirika wangu na kuelewa masharti kwa kina hisia ninazopata ninaposhirikiana kupitia mkataba ni kuridhika na amani kwa sababu najua kila upande unajua matarajio na uwajibikaji wake faida kubwa ni kwamba mkataba hunifundisha heshima na maneno yangu nidhamu ya kiakili na kijamii na jinsi ya kushirikiana kwa uwazi na uaminifu kwa mtazamo wa badaye neno mkataba litaendelea kuwa nguzo muhimu katika ukuwaji wangu binafsi kielimu na kiutendaji tanifundisha kila ahadi na makubaliano.

Shangazi ni dada wa mama au papa ambaye mara nyingi huchukua nafasi ya mzazi wa pili katika familia. Kwa maana ya msingi, shangazi ni mtu wa kifamilia anayehusiana nami kwa damu na mara nyingine huchukua jukumu la mshauri, mlezi wa muda mfupi au rafiki wa karibu. Neno hili linabeba dhana na ya uhusiano na wa kifamilia ulio na heshima upendo na msaada wa kihisia. Jambo linalofanya shangazi kuwa sehemu ya muhimu katika maisha ya familia pana. Katika matumizi ya jumla, shangazi ni neno linalotumika kuelezea nafasi ya kifamilia ambayo mara nyingi hujenga uwiano wa kijamii na kihisia. Kijamii, shangazi huweza kushiriki katika malezi elimu na furaha za watoto wake na ndugu. Kiutamaduni, shangazi mara nyingi huelimisha kuhusu mila desturi na historia za familia.